Mbele ni neno linaloelezea mwelekeo wakwenda na kuangalia upande ulio mbele kinyume cha nyuma Kimsingi linaashiria nafasi ya mbele katika mwelekeo wa mwili au mwendo lakini pia hutumika kwa maana ya wakati ujao au hatua inayofuata katika mfululizo wa matukio katika lugha ya kawaida, neno mbele hubeba dana ya kusonga, kuendelea au kutangulia. Kwa hivo, linahusishwa kwa karibu na wazo la maendeleo na matarajio yajayo. Katika matumizi ya jumla, neno mbele hutumika kuelekeza mahali kuonyesha mwelekeo wa safari au kufafanua hatua inayofuata katika maisha au mipango ya mtu. Umuhimu wake unaonekana katika mawasiliano ya kila siku, pale tunapotaka kuelekeza mtu njia sahihi au kumtia moyo aendelee bila kukata tamaa. Kijamii dhana ya mbele ina huanganika na wazo la matumaini kwa kuwa. Jamii nyingi huwahimiza watu wake kuangalia mbele badala ya kukwama katika yaliyo pita. Hivo, neno hili linauhusiano wamoja kwa moja na maisha ya kila siku kwa sababu huongeza fikra na mienendo ya watu kuelekea mabadiliko na mafanikio. Athari pana, za neno mbele zinaonekana katika nyanja za kijamii, kiuchumi na kielimu kwa namna ambayo haionekani kwa haraka lakini ina uzito mkubwa. Kijamii kuangalia mbele kuna saidia watu kuishi kwa amani kwa sababu kuna wafanya wawe tayari kusamehe kusahau makosa ya uzamani na kujenga mahusiano mapya yenye matumani. Kiuchumi dhana ya mbele inauhusiano na mipango ya muda mrefu kama vile kuekeza kujiwekea akiba na kupanga matumizi kwa kuzingatia mahitaji ya badala ya starehe za sasa tu. Kielimu, neno mbele linaashiria maendeleo ya maariko kwa kuwa mwanafunzi. Anaye fikiria mbele huona elimu kama daraja la kufikia ndoto zake na si kama mzigo wa muda Kitamaduni, jamii zinazo angalia mbele huwa tayari kubadilika kulingana na nyakati bila kupoteza msingi ya jambo linalo saidia utamaduni kuendelea kuishi kwa njia mpya. Kwa mtazamo huu, mbele si neno la mwelekeo tu bali ni falsafa ya maisha yanayo gusa nyanja nyingi za uwayo wa binadamu. Katika maisha yangu binafsi, neno mbele limekua kama dira inayo niongoza katika maamuzi na tabia zangu za kila siku. Mimi hujikuta niko, litumia kimoyomoyo ni napo kutana na changamoto, hasa pala ni napo hisi kukata tamaa au kushindwa. Badala ya kuendelea kuwaza kuhusu makosa ni liyo fanya zamani. Nimi hujaribu kujiambia kuwa kilicho muhimu ni kile kilicho mbele yangu. Yaani fursa nasiku zijazo kama masomo yangu. Neno mbele, hunikumbusha kuwa juhudi ninazo weka. Leo nina athari kubwa kwa maisha yangu ya baadaye. Hivyo, hunifanya ni jitahidi kusoma kwa bidii. Hata pale ni napo choka katika mahusiano yangu na watu kuangalia mbele kuna nisaidia kuepuka chuki ya muda mrefu kwa kuwa mimi huona umuhimu wa kudumisha amani ili niendelee na maisha yangu bila mzigo wakihisia. Hata katika mipango madogo kama kupanga ratiba ya siku mimi hutunia wazo la mbele kwa kujiuliza kama kile ninacho fanya sasa kita nipeleka pahali pazuri kesho, kwanjia hii, mbele si neno tu kwangu, bali ni mtazamo unaoathiri namna ninavyoishi, kufikiri na kutenda. Kutafakari kwa kina kuhusu neno mbele kumenifundisha mafunzo mengi, yanayo husiana na subira matumaini na uwajibikaji. Nimejifunza kuwa kuangalia mbele hakumaanishi kugusa, yaliyopita, bali kuyatumia kama somo lakunisaidia kufanya vizuri zaidi baadaye Changamoto kubwa imeyo ipata ni ile kuwacha kujila umu kwa mambo ni lio shindwa kuyatimiza kwa sababu mawazo ya nyuma mara nyingi hunirudisha katika huzuni au majuto. Hata hivo ninapochagua kuangalia mbele na hisi mabadliko ya kihisia yanayo tokana na matumaini yangu.

Fifaa ni neno linalorechelea sana machine off yutu finafyo tumiwa kutakelekasa kasi fulani kwa ufanisi na kwa uraisi. Kwa maana ya msingi, Fifaa uweza kuwa ya kawaida kama kalamu na daftari au fya kisasa kama kompyuta na mashine za fiwandani kulingana na muktadha wa matumizi yake. Kimsingi, FIFAA ni msaada muhimu unaounganisha uwezo wa binadamu na mayokeo yanayo tarajia kufikia kwa kuwa umwezesha mtu kufanya kasi kwa haraka kwa usahihi na kwa kiwango kikubwa saidi kuliko angetumia ngufu sa peke. Katika matumisi ya jumla, FIFAA utumika katika nyanja sote sa maisha kama elimu afya kilimo, biashara na mwasiliano. Muimu wake unaunekana pale finapo rahisisha kasi ambayo zingekua ngumu au kuchukua muda mrefu bila msaada watu katika jamii katika jamii kasi hizi katika jamii uchangia maendeleo kwa kuongesa usalishaji na kupungusa uchofu wa kasi za mikono jambo linalowapa watu muda wa kushugulikia maswala mengine ya kuchenga maisha yao Kwa hiyo, usiano wa fifaa na maisha ya kila siku ni wakaribu sana. Kwa kuwa karibu, kila shuguli ya mwanadamu huusisha, aina fulani ya kifaa, iwe ni cha kimwili au cha teknolojia. Hadhari, pana sa fifaa, sinaonekana wazi katika nyanja sa kijamii, kiuchumi na kielimu. Kwa namna inayogusa maisha ya watu wengi kwa wakati mmoja. Kijamii upatikanaji wa fifaa uwathiri. Usawa wa fursa kwa sababu wale walio na fifaa bora uwa na nafasi kubwa ya kupata elimu mzuri, huduma bora na kasi senye tija, saidi. Kiuchumi fifaa uongesa usalishaji na ufanisi katika sekta mbali mbali. Hivyo kuchangia ukuwaji wa uchumi na kuporesha maisha ya watu kupitia achira na kipato. Kielimu fifa kama kitabu, kompyuta na mahabara uchangia kugusa maarifa na uwelewa wa wanafunzi kwa kuwapa nafasi ya kujifunza kwa kutenda na si kwa nadharia peke. Kitamaduni matumisi ya fifaa fipya uweza kubadilisha mitindo ya maasha kuwasiliana na hata namna watu wanafyo ona dunia. Jambo linaloonyesha kuwa fifaa sii vitu fya mwili tu bali ni chombo cha mabadiliko ya jamii na kifikra katika maisha yangu pinafsi fifaa fina nafasi kubwa katika shuhuli sangu sa kila siku na katika maamusi ninayofanya Mimi utambua umuimu wa fifaa Asa katika masomo yangu apapo kalamu daftari na simu yangu ya mkononi unisaidia kuhifadhi taarifa, kufanya utafiti na kuwasiliana na walimu wanzangu Ninapo kosa kifaa flani, nahisi kama kuna pengo linalo nizuia kufikia lengo langu kwa urahisi jambo linalo nifanya nione dhamani sa yake saidi katika kasi ndogo ninasofanya au machukumu ya nyumbani Mimi utumia fifaa kama fiyombo fya kasi au fifaa fya umeme ambafyo unisaidia kuokoa muda na ngufu Hali hii imenifanya nichichenge tabia na kutunza fifaa vyangu kwa umakini. Kwa sababu nitaelewa kuwa vikiaribika, si kazi tu itakwama pale hata mipango yangu ya kila siku itaathirika. Zaidi ya hapo matumisi ya fifaa yamenifundisha kupanga kazi yangu vizuri na kusingatia kile kilicho nilicho nacho na kile ninacho hitaji. Jambo linalo nisaidia kuwa mtu wa nidhamu na upangilia katika maisha yangu ya kawaida. Kutafakari kwa kina kuhusu neno fifaa vimenifundisha mafunzo muhimu yanayo usiana na uwachipikaji na matumisi sahihi ya raslimali. Nimegundua kwa fifaa finaweza kuwa haraka au msimbo kulingana na jinsi vinavyo tumiwa. Kwa sababu matumisi mabaya uleta utegemesi kupita kiasi au upotefu wa muda. Changamoto nilio kutana nayo, ni ile ya kujaribiwa kutumia fifaa kwa mambo yasio na tija. Asa fifaa fya teknolojia finapo keuka kuwa chanso cha burudani isio na mipaka. Hata hivo nimejifunza kuweka mipaka hili niwese kutumia fifaa kama nyenzo ya maendeleo badala ya kigwaso cha malengo yangu.

Programu ni neno linalomaanisha seti ya maelekezo au taratibu zinazotolewa kwa kifaa cha elektroniki hasa kompyuta au simu ili kifanye kasi fulani kwa usahihi Kimsingi programu huundwa na wataalamu wa teknolojia kwa kutumia lugha za kompyuta na kuwekwa ndani ya vifaa ili kukiwezesha kutekeleza majukumu kwa kuandika kuhesabu kuhifadhi taarifa na kuwasiliana. Kwa maana pana programu si msimbo tu bali ni wazo linalobadilisha kuwa mfumo mfumo unaoweza kutumiwa na binadamu katika kutatua matatizo au kurahisisha shughuli zake za kila siku. Katika matumizi ya jumla, programu hutumika katika sekta nyingi kama kielimu, biashara, afya, mawasiliano na burudani. Umuhimu wake unaonekana katika urahisi unaoletwa na matumizi yake. Kwa kuwa kazi ambazo zamani zilihitaji muda mrefu sasa zinaweza kufanywa kwa dakika chache kupitia programu maalum. Katika maisha ya jamii, programu zimekuwa daraja linalounganisha watu kwa njia ya ujumbe mtandao ya jamii na mifumo ya kibiashara. Hivyo kuimarisha na usemi na mzunguko wa taarifa. Programu zimeingia moja kwa moja katika maisha yetu ya kila siku. Huku hizi programu kisaidia katika kupanga ratiba na kutimiza majukumu yetu. Athari pana za programu zinaonekana katika nyanja za kijamii kiuchumi na kielimu Kwa kiwango kikubwa kijamii programu zimebadilisha namna watu wanavyowasiliana kwa kuondoa vikwazo vya umbali na muda jambo linalofanya dunia ionekane kama kijiji kimoja kiuchumi programu zimechochea ajira mpya kama uandishi wa programu uundaji wa mifumo ya biashara mtandaoni na huduma za kidijitali Huku pia zikipunguza gharama za uendeshaji katika maisha mengi. Kielimu programu zimepanua wingi wa maarifa. Na kutoa fursa ya kujifunza kwa njia ya mtandaoni. Mafunzo ya mbali na matumizi ya mifumo ya kidijitali darasani. Kitamaduni programu zimeathiri namna watu wanavyotazama dunia kwa kuwa sasa taarifa muziki filamu na mitazamo tofauti. Hupatikana kwa urahisi mkubwa kuliko awali. Kwa mtazamo huu programu zimekuwa chombo la mabadiliko makubwa kinachogusa karibu kila nyanja ya maisha ya mwanadamu katika maisha yangu binafsi programu zina nafasi muhimu sana katika shughuli zangu za kila siku na katika mipango yangu ya baadaye Mimi hutumia programu mbalimbali katika masomo yangu ili kutafuta taarifa kuandika kazi na kuwasiliana na walimu wenzangu simu yangu imekuwa kama maktaba ndogo kwa sababu kupitia programu ninaweza kusoma vitabu kuangalia video za kielimu na kujifunza ujuzi upya bila kusafiri kwenda mbali. Katika kupanga muda wangu Mimi hutumia programu za ratiba na vikumbusho kunisaidia kutimiza majukumu yangu kwa wakati Jambo linalonifanya nijisikie kuwa na uthibiti zaidi wa maisha yangu Pia katika mahusiano yangu ya kijamii programu za mawasiliano hunisaidia kuwasiliana na watu wa mbali na kudumisha urafiki ambao ungegeuka mgumu bila teknolojia hii Wakati mwingine ninapotafakari maisha yangu bila programu naona kuna mambo mengi yangekwa magumu zaidi. Hivyo neno programu limekuwa sehemu ya utambulisho wa maisha yangu ya kisasa Kutafakari kwa kina kuhusu programu kumenifundisha mambo mengi yanayohusiana na matumizi sahihi ya teknolojia na nidhamu binafsi. Nimejifunza kuwa programu zinaweza kuwa nyenzo za maendeleo au chanzo cha upotevu wa muda kutegemea namna zinavyovitumia. Changamoto kubwa nimeyoipata ni ile kuvutiwa na burudani zisizo na mipaka kupitia programu hali inayoweza kunifanya nisahau majukumu muhimu. Hata hivyo kupitia uzoefu huu nimeanza kujifunza kuweka mipaka ya matumizi ili programu ziwe msaada wa kufikia malengo yangu badala ya kuwa vikwazo. Kihisia ninapofanikiwa kutumia programu kwa kujifunza au kuboresha ujuzi wangu.

Teksi ni nena linalo maanisha chombo cha usafiri kinacho beba abiria kwa malipo maalum kulingana na umbali au makubaliano ya awali kimsingi teksi uendeshwa na dereva aliye sajiliwa na kutumika kuwachagua watu kutoka sahemu moja hadi nyingine kwa haraka na kwa faraga zaidi kuliko usafiri wakawaida wa uma kwa maana ya msingi teksi ni huduma ya usafiri inayolenga uraisi usalama na muda wa mteja kwa ndiyo sababu imekua ni sehemu muhimu ya mfumo wa safari katika miji ni hata maeneo ya vijijini katika matumizi ya jumla teksi hutumika na watu wa rika na shuguli mbali mbali kama wanafunzi wafanyakazi wanabiashara na wengine wageni umuhimu wake unaonekana hasapale mtu anapo hitaji kufika mahali kwa haraka au anapo beba mzigo unaohitaji usafiri wa moja kwa moja pia kubadilisha vyombo katika jamii teksi uchangia kupunguza changamoto za usafiri kwa kutochagua mpabala kwa wale wasio tumia magari binafsi Haidha teksi inauhusiano wakaribu na maisha ya kila siku kwa sababu uhadhiri ratiba za watu mahusiano yao ya kikazi na hata namna wanafyo panga shuguli zao za siku Athari pana za teksi zinaonekana katika nyanja za kijamii kiuchumi na kitamadumi kwa upana mkubwa kijamii teksi zimeongeza uhuru wa watu kusafiri bila kutegemea ratiba za mabasi au treni jambo linano rahisisha kushiriki katika shuguli sa kijamii matibabu na elimu Kiuchumi teksi ni chanzo cha ajira kwa madereva wengi na pia uchangia katika mzungu wa fedha kupitia huduma za usafiri wa haraka vile vile ujio wa teksi za kisasa zinazo tumia programu za simu zimeongeza ushindani na kubadilisha namna biashara ya usafiri inavyo endeshwa Huku ikiwapa wateja uwezo wakuchagua huduma kwaurahisi zaidi Kitamaduni teksi imekuwa sahemu ya maisha ya mjini ambapo watu hutoka tabaka na tamaduni tofauti kukutana ndani ya safari fupi hali inayochangia kubadilisha mawazo na mitazamo Kwa mtazamo huu teksi ni chombo cha usafiri pekee bali ni sehemu ya mfumo mpana wa muingiliano wa kijamii na maendeleo ya kiuchumi katika maisha yangu binafsi teksi imekuwa na nafasi muhimu katika kunirahisishia majukumu na kunisaidia kupanga muda wangu vizuri Mimi hutumia teksi hasa ninapo kuwa na haraka au ninapo hitaji kufika mahali pasipo na usafiri wa moja kwa moja wa humu Kuna nyakati ambazo nimetumia kwenda shule kazini au kwenye miradi muhimu na kila safari imenifanya nitambue thamani ya muda na umuhimu wa kupanga mapema Ninapo panda teksi mimi huona kama nina nafasi ya kutafakari safari yangu ya maisha kwa sababu muda wa ndani ya gari unipa nafasi ya kufikiria malengo yangu na changamoto ninazo kabiliana nazo Pia mazungumzo nilio wah kuwa nayona maderefa wa teksi ya menifundisha mengi kuhusu maisha kazi na juhudi za watu mbalimbali Nijambo lililo nifanya niwe na uruma na uelewa zaidi kwa hali ya wengine Wakati mwingine gharama ya teksi unilazimisha kufikiria kwa makini kuhusu matumizi yangu Hivyo kunijenga kakika nidhamu ya kifedha na kunifanya maamuzi yenyebusara Kwanjia hii teksi haijawa tu chombo cha kunisafirisha bali pia imekuwa sehemu ya uzoefu wangu wa kila siku unao nifundisha kuhusu muda watu na mipango ya maisha kutafakari kwa kina kuhusu teksi kumenifundisha mafunzo mengi yanay husiana na subira uajibikaji na thamani yangu Nimegundua kuwa safari fupi ndani ya teksi inaweza kubeba adithi nyingi za maisha Kwanzia juhudi za darefa kutafuta riziki hadi matarajio ya abiria anaye safiri kwenda kutimiza wajibu wake.

Kula ni neno linalomanisha kitendo cha kuinginza chakula mwili na kupitia furitupishwa vinafyo itajika kwa azili ya uhai na nguvu Kimsingi kula huusisha kuchukua chakula kukitafuna kukimeza mwili mwili iweza kujifunja na kukitumia kama chanzo janishati na ujenzi watisho Kwa maana pana, kula sitendu la kimaumbiletu, pali pia nisihemu ya maisha ya kijani na kitamaduni kwa sababu wambatana na desturi, muda mahalo na aina tafote safi ya kula kulingana na mazingira ya watu. Katika matumisi ya jumla, kula ni shughuli ya kila siku inayogusa watu wote pila kujali umili au hali ya maisha. Mwimi wake unaonekana katika afya kwa kuwa, kula kwa kiasi na kwa mpangile usaidia kuzimarisha kinga ya mwili na kuzuhia mangonjo. Katika zani, kula huleta watu pamoja kupitia milo ya familia, sherehe na mikusanyiko mbalimbali ambapo cha kula huwa kimungo cha urafipi na mshikamana. Hivyo kula linausiano wakaribu na mwoshia ya kila siku kwa sababu watiri za atipa tabia na hata mausiano ya watu. Hatari pana zaakula sinawanakana katika nyangya za kijami kichumi na kitamaduni kwa upana mkubwa. Kijami namna watu wanafyo kula uonyesha viwango vya maisha, mila na imani zao. Kwakuwa viyakula vinagya husishwa na sherea usuni na ibada mahalo. Kiuchume kula kuna usiana mwanza kwa mwanza na usalishaji wa chakula biashara ya chakula na achira ya watu wengi kama wakulima wa usaji na wapishi Kitamaduni ainafi ya chakula au namya ya kula utokana utofautiana kati ya jami na jami Jambo linalifanya chakula kuwasu himu ya udambulisho wa watu Kielimu pia maarifa kuhusu kula mbora uchangia kuunda kisasi cheniafya na uwezo mzuri wa kujifunza kwa sababu mwili na akili uadhiriwa sana na aina ya chakula kinacholiwa katika maisha yangu pinafsi kula limekua jambo linaloadhiri moja kwa moja ratipa na isi ya zangu za kila sipa Mime utambua kuwane napo kula vizuri mwili wangu kuhisi ngufu na akili yangu kuwa tulifu na tayare kufanya kazi au kusolo. Kuna nyakati ambaso nimewae kupusa mwilo na kula cha kula kisicho na mpangiliu. Na matokeo yake nimejisikia mchofu mwenye asili na aliasia na umakini. Kupitia usoefu uni meanza kuwana kula kama kitendo cha tujibatmini kwa sababu kinacho ingia mwilini mwangu kina usiano pamoja kwa moja na namna ni navyo chitunza. Katika familia yangu muda akula pamoja ungekua na fasi ya kusugumza kucheka na kushirikia na mawazo. Zambo linalo nifanya ni hisi kuwacha kula ni saidi alishi. Ndaraja ya kunganisha miyo. Hata hivo, miwapo kuwa peke yangu, uchagusi wa kile nitakadzo kula, unikanya nitafakari kuhusu afya yangu ya badaye na aina ya maisha ninayotaka kuishi. Kutafakari kwa kina kuhusu kula kumelifundisha mafengi mingi yana useno ya mindamu, uwiyano na kudzali mwili wangu. Megundua kuwa kula kupita kiasi kunaweza kuleza madharau kama usito usufa na ufifu wa mwili. Ilhali kula kidogo au kwa haraka pila mpangilio kunaweza kunifanya nipungukiwe na ngufu. Changamoto kubwa kwangu unyokua ni kushawishika na afiakula vinafipatikana kwa oraitu lakini visifion na faida kubwa tuafwa. Asa pale ninapo kwa na araka au mimechoko. Hata hivo ninyanza kujifunza kusikiliza maitaji ya mwili wangu badile ya matamaniyo ya muda mfuku. Jambo dinalo nifanya nivisikia mwenye udipiti zaidi wa maisha yangu Kisi ya kula chakula kinacho andalio kwa upendo unipa karaja na isio ya kudhaminiwa Ilhali kula pila mpango liyo uniacha na machuto Adhari change ya mtesamu huni kwamba Nimeweanza kuwaona kula kama sahemu ya kuchichenga Si kama tendo la kwaedatu Hili limimisaidia kuwa makini zaidi katika chagula angu na kila siku. Kwa mtosamu wabadae, nyanokulele na umumu mkubwa katika ukuwazi wangu binafsi kwa sababu linaniyelekeza kwenye nesha inya afya.

Ndogo ni nena ninaloelezea hali ya kuwa ukubwa au kiwango kidogo ikilinganishwa na kitu kingine Kimsingi neno hili hutumika kufafanua vitu watu au hali zisizo na uzito idadi au athari isio kubwa sana Hata hivo kwa maana pana ndogo si kipimo cha ukubwa kwa mwili pekee bali pia huweza kuashiria unyenyekevu Mwanzo wa hatua ya awali katika mchakato wa ukuwaji na maendeleo katika matumizi ya jumla. Neno ndogo hutumika katika maisha ya kila siku kuelezea vitu kama nyumba ndogo, mtoto mdogo au kiasi kidogo cha fedha. Umuhimu wake unaonekana pale linapotumika kulinganisha na kutathmini hali na rasilimali zilizopo Kwa kuwa husaidia mtu kupanga matumizi na matarajio yake kulingana na uwezo alio nao katika jamii dhana ya ndogo huonekana katika maisha ya watu wanaoanza kwa kiwango cha chini kabla ya kufikia mafanikio makubwa jambo linaloonyesha kuwa ndogo ina uhusiano wa karibu na uvumilivu, subira na matumaini ya kukua baadaye athari pana za neno ndogo zinaonekana katika nyanja zaa kijamii Kiuchumi na kielimu Kwa namna inayochochea tafakari ya kina kuhusu dhamani na mwanzo mdogo katika safari ya maendeleo kijamii dhana ya ndogo hufudisha watu kuheshimu hatua za awali za maisha kama utoto ujifunzaji na uzoefu wa mwanzo. Kwa sababu hapo ndipo msingi ya tabia na mitazamo hujengwa. Kiuchumi biashara nyingi huanza kwa mtaji ni mdogo lakini hukua hatua kwa hatua kupitia nidhamu mipango na matumizi bora ya rasilimali. Jambo linaloonesha kuwa ndogo si mwisho bali ni mwanzo wa mabadiliko makubwa. Kielimu, wanafunzi huanza na maarifa madogo kabla ya kufikia, uelewa, mpana, na kila hatua ya kujifunza hujenga juu ya ile iliyotangulia. Kitamaduni, jamii nyingi zina msemo na methali zinazodhamini mwanzo mdogo kama ishara ya busara na uvumilivu. Hivyo kuifanya dhana ya ndogo kuwa sehemu ya hekima ya maisha. Kwa mtazamo huu ndogo hubeba maana ya kisaikolojia na jamii inayovuka mipaka ya kipimo cha ukubwa na kuingia katika falsafa ya maendeleo ya binadamu. Katika maisha yangu binafsi neno ndogo limekua la maana kubwa zaidi kuliko nilivyowahi kufikiri awali. Mimi nimeanza mambo mengi kwa kiwango kidogo. Kuanzia masomo yangu hadi mipango ya kunijengea maisha na uzoefu huu umenifundisha. Kuwa hatua ndogo zinaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa muda. Nakumbuka nilipoanza kuweka malengo yangu na kujifunza kujiendeleza. Nilihisi kama ninachofanya kidogo sana kulinganisha na ndoto zangu kubwa. Lakini kadri siku zilivyopita niliona jinsi juhudi. Ndogo za siku nilivyokusanya na kuleta matokeo yanayoonekana katika matumizi ya fedha kuanza kujiwekea akiba ndogo ndogo kulinifundisha nidhamu na kunipa matumaini ya usalama wa badae hata katika mahusiano yangu na watu vitendo vidogo kama kusikiliza kunasaidia au kutia moyo vimekua na athari kubwa katika kuimarisha uhusiano na kujenga imani Kwa njia hii, ndogo imekuwa sehemu ya mtazamo wangu wa maisha. Ikinionyesha kuwa si lazima mtu aanze kwa makubwa ili afikie mafanikio. Bali aanze pale alipo kwa kile alicho nacho. Kutafakari kwa kina kuhusu neno ndogo kumenifundisha mafunzo muhimu yanayohusiana na subira. Udhamini wa juhudi na kujiamini. Nimegundua kuwa mara nyingi watu hudharau vitu vidogo kwa sababu hawavioni kama ya maana Ilhali kwa kweli vinaweza kuwa chanzo cha mabadiliko makubwa iwapo vitadhaminiwa na kuendelezwa kwa uangalifu changamoto niliyokutana nayo ni ile ya kukata tamaa Ninapohisi kuwa ninapiga hatua ndogo sana ikilinganishwa na matarajio yangu Hali iliyoweza kunifanya nihisi kama ninachelewa au nimeshindwa.

Programu ni neno ni neno linalomaanisha mkushanyiko wa mailekezo ya kielektroniki ya nayowezesha Kifaa kama kompyuta au simu kufanya kazi fulani kwa usahihi Kimsingi programu uandaliwa kwa kutumia lugha ya kompyuta na kubeba mantiki inalolifanya kifaa kufikiri kwa mtiririko unoeleweka na kutekeleza majukumu kama kuhesabu kuandika kuhifadhi taarifa au kuwasiliana Kwa mapana zaidi, programu ni daraja kati ya mawazo wa binadamu na uwezo wa mashini. Kwa sababu hubadilisha wazo au tatizo kuwa suluhisho linaloweza kutumika moja kwa moja. Katika matumizi ya jumla, programu hutumika katika karibu kila nyanja ya maisha kama elimu, biashara afya na mawasiliano. Umuhimu wake unaonekana pale zinaporahisisha kazi zilizo kuwa ngumu au zilizo hitaji muda mrefu. Hivyo kuongeza ufanisi na kupunguza makosa katika jamii ya sasa. Programu zimekua usehemu ya kawaida ya ratiba za watu kwa sababu hutumika kupanga muda kuhifadhi kumbukumbu na kuunganisha watu walioko mbali. Kwa hiyo programu zina uhusiano wakaribu na maisha ya kila siku kwa kuwa huadhiri namna watu wanavyofanya kazi, wanavyo wasiliana na ata wanacyo pata taarifa. Athari pana za programu zinaonekana katika nyanja sa kijamii kiuchumi na kielimu kwa kiwango kikubwa sana. Kijami programu zimebadilisha mawasiliano kwa kufanya dunia ionekane ndogo zaidi kupitia mtandao wa kijamii na majukwa ya ujumbe. Hali inoyowezesha watu kushirikiana bila kujali umbali kiuchumi programu zimefungua milango ya ajira mapya kama uandishi wa programu biashara za mtandaoni na huduma za kidigitali. Huku pia zikisaidia makampuni kupunguza gharama za kuongezeka uzalishaji kielimu programu zimeleta mapinduzi katika ujifunzaji kwa kutoa fursa ya kusoma kwanjia ya mitandaoni. hUpata maktaba za kidigitale kwa kutumia mifumo ya kujifunzia kwa vitendo. Kitamaduni programu zimechangia kubadilisha mitazamo ya watu kuhusu, kazi, burudani na hata mahusiano. Kwa sababu sasa sehemu kubwa ya maisha hufanyikan dani ya mifumo ya kidijitali. Kwa mtazamo huu, programu sii zana ya kawaidatu bali ninguvu ya mabadiliko inayogusa kwa kina muelekeo wa jamii ya kisasa. Katika maisha yangu binafisi, programu zimekuwa sehemu isiyotenganishwa na shughuli zangu za kila siku. Mimi hutumia programu kusoma kuandika kazi na kutafuta taarifa ambazo hunisaidia kufanya maamuzi bora katika masomo na maisha ya kawaida. Simu yangu imekuwa kama ofisi ndogo kwa sababu Kupitia programu ninaweza kupanga ratiba kuweka vikumbusho na kuhifadhi mawazo yangu bila kuhitaji daftari kila wakati Pia programu za mawasiliano huniruhusu kuwasiliana na marafiki na familia walioko mbali jambo linalo nifanya nijisikie karibu nao hata nikiwa mbali kimwili Wakati mwingine ninapo tafakari maisha yangu bila programu naona kwamba mambo mengi yangekuwa magumu zaidi kama katika kupata taarifa na kupanga muda Hali hii imenifanya nione kuwa programu sii chombo cha kazi tu bali ni mshirika wakila siku katika safari yangu ya kujijenga na kujiendeleza Kutafakari kwa kina kuhusu programu kumenifundisha mafunzo muhimu yanayo husiana na nidhamu matumizi sahihi ya teknolojia na uwajibikaji binafsi Nimegundua kuwa programu zinaweza kunisaidia kukua kielimu na kiakili ikiwa nitazitumia kwa malengo mazuri Lakini zinaweza pia kunipotezea muda ikiwa nitazitegemea kwa burudani isio na mipaka changamoto ninayo kutana nayo ni ile ya kuvutuwa na programu za burudani kiasi cha kusahau majukumu yangu. Jambo linalo nifanya nijidhamini na kuweka mipaka ya matumizi. Kihisia, ninapo fanikiwa kutumia programu kwa kujifunza na kupanga maisha yangu naridhika sana.

Gari ni chombo cha usafirishaji ambayo kwa kawaida utumika kusafirisha watu au mzigo kutoka sahemu moja hadi nyingine kwa kutumia njia ya barabara Nikifaa kilicha undwa kwa mashine na matengenezo mhalo myanaya utisha njini Tajiri mifumo na warbreak na sehemu nyingine muhimu sinaso nisaidia kusafirisha kwa haraka na kwa usalamu Gari linaweza kuwa ndogo kama ngari la apiria binafsi au kubwa kama lori la msigo na linategemea aina ya mafuta umeme au mchanganyiko wa teknolojia wa kisasa ili kufanya kasi kwa ufanisi katika maisha ya kila siku gari ni nyenso muhimu sana inayorahisisha usafirishaji wa kuokoa muda Kwa watu wengi, nikiwa na gari, safari za kwenda kasini shule au kwenye shunguli sa kijamii sinakuwa rahisi na za haraka Gari pia lina nafasi kubwa kiuchumi kwani, linawezesha wafanya biashara kusafirisha bidhaa, kuongeza mauso na kupanua wigo wa shunguli zao Hii ni ishara ya umuimu wa gari katika maendeleo ya jamii. Kwane usafirisha unao aminika ni msingi wa shuguli zote za kijamii na kiuchumi. Hadhari sa gari ni pana na zinangusa nyanja mbali mbali za maisha. Kijamii, gari linachangia kuungamisha familia marafiki na jamii kwa kurahisisha mikutano na ziara. Kiuchumi, lina hamasisha biashara, usafirishaji wa bidhaa na uchumuishaji wa soko la kitaifa na kimataifa Kitamaduni, magari ya mepepa maana ya hadi na utambulisho kwa baadhi ya watu na mara nyingine utumika kama ishara ya mafanikio au mtindo wa maisha Kielimu, teknolojia sa magari simezidi kuendeleza ujusi wa mitambo, mashine na programu za kompyuta, sinazo usiana na uendeshanji na usalama Hata hivyo matumizi ya magari pia udato changamoto kama msongamano wa magari uchafusi wa hewa na ajali sinazo itaji ufahamu na uangalizi zaidi Kwa upande wangu pinafsi, gari limekua sehemu muhimu ya maisha yangu. Nikiwaza juu ya safari zangu za kila siku, napenda jinsi gari linafyo nifanya niwe huru kusonga kutoka sehemu moja hadi nyingine pila kuteleza. Katika kazi yangu ya kila siku, ninaona jinsi gari linavyo rahisisha muda wangu. Linafanya mikutano ziara na shunguli za kijamii kuwa rahisi. Mime pinafsi nimejifunza kudhamini utunzaji wa gari, kuzingatia usalama barabarani na kupanga safari zangu mapema ili kuepuka msongamano. Gari pia limekua darasa la mafunzo ya ufumilifu na uachipikaji. Kwani kudibiti gari kunaitaji tahadari ufumilifu na uangalifu wa hali ya juu. Kutafakari kwa kina, matumizi ya gari yamenifunza mengi. Nimejifunza umuimu wa kupanga kudipiti muda na kuzingatia usalama wangu na wengine Changamoto kama foleni kutopata sehemu ya kuegesha au garama sa matengenezo yamenifundisha jinsi ya kuwa makini na kujiandaa mapema isia za uhuru, furaa ya kusafiri kwa haraka na uraisi wa kufika mahali pila kuteleza ni baadi ya faida chanya sinazoongesa thamani ya ngari maishani mwangu. Hata changamoto zake kama uchafusi wa hali ya hewa au kelele zimekua daraja na kuelewa uachipikaji wa kijamii na mazingira. Na kunipa mtasamo wa uwiano kati ya maendeleo na ulinzi wa mazingira. Kila ninapo angalia mbele, ninaona gari kama sehemu muhimu ya ukuwaji wangu pinasi. Lina nilea umuimu wa mipango, nidhamu na utunzaji wa rasilimali. Gari linanifunza jinsi ya kupanga malengo kudipiti muda na kutambua kwamba maendeleo yanaambatana na uachipikazi. Katika maisha yangu ya baadaye, gari litakua chombo si tu cha kusasiri Pali pia nija kujifunza maswara ya teknolojia, uendeshaji bora na maandili ya kijamii. Kwa hivyo, gare si tu kifaa cha kusafirisha, pale ni darasa la maisha na naifundisha maare.

Kwaheri ni neno linalotumika kuashiria kuondoka au kutengeneza mwisho wa mazungumzo mkutano au uhusiano wa muda mfupi au mrefu ni maneno yenye hisia mara nyingi ya kujumuisha heshima upendo au huzuni na hutumika kuashiria kutokuwapo kwa mtu kwa muda au kudumu Nena hili linaashiria mabadaliko ya hali na mara nyingine linaambatana na kutokuwa pamoja tena au kuanza safari mpya. Katika maisha ya kila siku kwaheri linatumika mara nyingi katika familia, marafiki, shule na hata kazini. Ni neno linalotufanya watu kutambua umuhimu wa wakati uhusiana na matukio yanayopita. Tukisema kwaheri tunatambua kuwa kitu fulani kimekamilika na kuonyesha heshima au shukrani kwa kile kilichopitia. Neno hili linasaidia jamii kuelewa maadili ya heshima kuheshimiana na kuhifadhi hisia mzuri hata katika kuondoka au kuachana. Athari za kwaheri ni pana na zenye maana kubwa. Kijamii linasaidia kudumisha uhusiano mzuri kwa kuonyesha heshima na hisia za upendo au shukrani. Kiakili na hisia linasaidia watu kushughulikia hisia mbali mbali kukubali mabadiliko na kujifunza kutenganisha wakati bila kuumiza. Kitamaduni kuzungumza neno hili linahusiana na mila na desuri zinazojenga. Maadili, heshima na utu Kiutendaji linamaanisha mawasiliano kwa kutoa ishara wazi ya kumalizia au kuanza upya Kwa hivyo kuunda mchakato wa jamii wenye uwiano Kwa upande wangu binafsi, nena kwaheri limekua sahimu ya maisha yangu kwa namna isiyo ya kawaida Kila ninapokuwa na marafiki familia au mwalimu kusema kwaheri si tu ishara ya kuondoka pale ni ishara ya kuheshimiana na kudatu. Nini muda tulio nao pamoja? Mimi binafsi huwa na hisia mchanganyiko huzuni kidogo na shukrani. Linayonifanya nikumbuke mazungumzo matukio na zawadi ya muda tulioshirikiana. Katika safari zangu za kila siku, kwa heri limenifundisha uvumilivu kukubali mabadiliko na kuelewa thamani ya kila wakati. Unaotumika na wengine Tafakari yangu binafsi juu ya kwaheri imenifundisha masomo mengi ya maisha nimejifunza kuwa kuondoka si mwisho wa kila kitu Bali ni mwanzo wa mwingine kwamba hisia za huzuni au shukrani ni sehemu ya ukuaji wa kibinafsi na kwamba kuashiria mwisho wa heshima Kunasalia kama kumbu kumbu mzuri Changamoto zinazojitokeza wakati wa kuachana zinanifundisha ustahimilifu na kunipa mtazamo wa kuthamini kila mahusiano ya kila tukio maishani mwangu. Faida za kuelewa neno hili nikuwa lina nilea utu hisia na za kuzingatia wengine na heshima katika kila hatua ya maisha. Mtazamo wangu wa baadaye kuhusu neno kwaheri ni kuona umuhimu wake katika kukuza maadili yangu binafsi na kijamii itakuwa chombo cha kunifunza kudumisha heshima kuthamini muda na kuendelea mbele bila hofu ya mabadiliko Neno hili linaniletea ufahamu kwamba maisha ni mfululizo wa kuanza na kumaliza na kwamba kila kwaheri lina nafasi ya kutengeneza nafasi mpya ya furaha mafanikio na uhusiano wa maana. Kwa hivyo kwaheri si mwisho tu wa sehemu ya safari ya maisha inayojenga tabia pia, bali ni sehemu ya safari ya maisha inayojenga tabia fikra na malengo ya siku zote za usoni.

Upepo ni mtiririko wa hewa unao sogea katika kutoka sehemu moja hadi nyingine. Nguvu ya asili inayo husiana na mabadiliko ya shinikizo la anga joto na unyevunyevu. Na mara nyingi huonekana kama hewa inayo sogea kwa kasi tofauti. Upepo unaweza kuwa wakio cha kawaida upole au mkali. Unaoweza kuathiri mazingira maisha ya binadamu na mali zetu. Nisehemu muhimu ya mfumo wa hali ya hewa na mzunguko wa maisha duniani katika maisha ya kila siku upepo una athari za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja upo pale tunapo pumua hewa safi, tunapo shuhudia miti ikipindika kwa taratibu, au hata wakati jua linapo ganda na upepo baridi linapo ongeza raha umuhimu wake ni mkubwa kwa sababu unarahisisha hali ya hewa kuleta baridi wakati wajoto kali na kufanya anga kuwa rafiki kwa maisha ya binadamu. Upepo pia unahusiana na shughuli za kila siku kama kurusha mashuka kuendesha na daria za meli au hata kuzalisha nishati kupitia mitambo ya upepo. Athari za upepo nipana na zenye maana katika nyanja mbalimbali. Kijamii upepo hutoa nafasi ya starehe na michezo kama vile kurusha ndege za karatasi au michezo ya kuzungusha vala Kiuchumi upepo hutumuka katika uzalishaji wa nishati safi kupitia mitambo ya windmill Hivyo kuchangia maendeleo ya taifa na upunguzaji wa gharama za nishati Kitamaduni katika baadhi ya maeneo upepo unaashiria maana za kipekee kama ishara ya mabadiliko au ishara ya nafasi za kimwili na kiroho. Kielimu, upepo ni darasa ya maumbile. Sayansi ya hali ya hewa na nguvu za kufikiria zinazo tumika kuelimisha watoto na watu wazima kuhusu tabia za anga na mabadiliko ya mazingira Kwa upande wangu binafsi, upepo umekuwa sehemu ya maisha yangu kwa namna ya kipekee nikiwa shuleni au nyumbani napenda kusikia upepo ukipiga kwenye madirisha ukileta hali ya utulivu na mawazo safi. Katika safari zangu za kila siku, napenda upepo baridi unaonipa raha na kunisaidia kuamka asubuhi. Mimi binafsi ninaona upepo si tu kama hewa inayo songea bali ni kama rafiki wa kimawazo rafiki wa akili na darasa lililo rasmi linalo nifundisha sabudi kutulia na kufurahia kila wakati wa maisha upepo umenifundisha pia kuwa dunia ni kubwa yenye nguvu na mabadiliko na kwamba maisha pia yana mtiririko unaofanana na uhamisho wa upepo tafakari binafsi juu ya upepo imeniletea ufahamu mkubwa Nimejifunza kuthamini nguvu za asili kuelewa mabadiliko yanayo jitokeza kila siku na kuzingatia jinsi hali ya hewa inavyo athiri maisha ya binadamu changamoto ya upepo mkali zinanifundisha kuwa na tahathari kuzingatia usalama na kutambua nguvu zisizo za kawaida za asili Faida yake ni dhahiri. Kwani upepo huniletea furaha kutoa utulivu na kunifundisha kuzingatia mazingira na mabadiliko yanayo jitokeza. Hii yote inachangia mtazamo wangu wakuishi kwa uwiano na asili na kuthamini kila upande cha dunia kinacho nizunguka. Katika mtazamo wa baadae, neno upepo linabaki kuwa darasa la maisha kwa ajili yangu. Inanifundisha kuthamini nguvu za asili kuelewa mabadiliko ya dunia na kuwa na subira na uvumilivu upepo una athiri fikra zaangu kwa kunikumbusha kuwa kila hali ni ya muda Kila jambo linapita na mabadiliko ni sehemu ya maisha Kwa hivo upepo si tu nguvu ya asili inayosogea hewani bali ni mwalimu wa maisha, rafiki wa akili na chanzo cha matumaini, tulivu na fahari ya kuishi kwa uwiano na dunia na kila kipengele chake.

Januari ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya krekorya Unaoashiria mwanzo wa mwaka mpya. Ni mwezi unaoujulikana kwa kuleta fursa mpya, mipango mipya na matumaini mapya kwa watu binafsi na jamii kwa jumla Januari pia ni kipindi ambacho mara nyingi watu hufikiria malengo yao kurudisha hesabu za mwaka uliopita na kupanga ratiba za shuguli zinazokuja mwezi huu una nafasi wa kipekee katika maisha ya kila mtu na katika utaratibu wa muda wa binadamu. Katika maisha ya kila siku Janwari ni mwezi wenye umuhimu mkubwa kwa sababu huashiria mwanzo mpya na mpango mpya watu wengi hutumia mwezi huu kuweka azma, kuanzisha miradi au kuboresha tabia zao. Katika jamii huleta fursa ya kupanga shuguli za kiuchumi, kielimu na kijamii shule hufungua baada ya likizo ya mwaka wafanyikazi huanza mipango ya mwaka mpya na familia nyingi hufanya mikutano ya kupanga bajeti au safari Kwa hivo januari ni mwezi wa maandalizi, matumaini na utekelezaji wa malengo Hthari za januari ni pana na zinaguza nyanja mbalimbali. Kijamii, hujenga mshikamano wa familia na marafiki kwa kushirikiana katika shuguli za kuanza mwaka kwa pamoja. Kiuchumi, huashiria mwanzo wa biashara mpya, miradi ya utendaji na ukuwaji wa soko. Januari ni kipindi cha kusherehekea tamaduni za mwanzo wa mwaka kama vile maadhimisho ya mwaka mpya sherehe za kikristo na mila za kienyeji zinazohusiana na kuanza upya Kielimu huashiria mwanzo wa masomo, mpango wa ujifunzaji na fursa ya kujifunza mbinu mpya na maarifa mapya Mwezi huu kwa hivyo unaonyesha mchanganyiko wa furaha, matarajio na uwezekano wa maendeleo katika maisha ya mmoja. Kwa upande wangu, binafsi januari huwa mwezi wa kipekee unaonilotea hisia mchanganyiko Kila mwaka nikiandaa malengo yangu, napenda kuchambua matukio ya mwaka uliopita na kupanga jinsi nitakavyopanga mwaka huu. Mimi binafsi ninaona januari si tu kama mwezi wa kwanza bali pia ni kama nafasi ya kutafakari, kuboresha tabia na kuongeza juhudi zangu za kibinafsi na kielimu Nimejifunza kutenga muda wa kupanga ratiba kusoma vitabu vipya na kushirikiana na familia na marafiki katika kuunda mipango ya mwaka mzima Januari inaniwazia kuhusu mwongozo wa maisha, uwekezaji wa malengo na jinsi ya kuyaafikia kwa nidhamu na uvumilivu. Tafakari binafsi juu ya januari imeniletea mafunzo makubwa. Nimejifunza kuwa mwanzo mpya unahitaji mipango, bidii na ustahimilifu wa hali ya maisha. Changamoto zinajitokeza mwanzoni mwa mwaka kama msongamano wa shuguli. Matarajio makubwa na shinikizo la kufanikisha malengo zinukuu darasa la uvumilifu na ubunifu. Faida ni dhahiri kwani mwezi huu unaniletea nidhamu hunifundisha kupanga malengo na kunipa mtazamo wa matumaini na hamasa wa kuendelea mbele. Katika januari, nimejifunza kudhamini kila hatua ya kuanza upya na kila fursa inayotolewa na mwanzo wa mwaka. Kwa mtazamo wa badaye, mwezi wa januari unaendelea kuwa muhimi katika ukuaji wangu binafsi na wa jamii. Linanifundisha kupanga malengo kudhibiti muda na kuwekeza juhudi zangu kwa busara. Januari huadhiri fikra zangu kwa kunikumbusha kuwa kila mwanzo una fursa, kila hatua ina dhamani na kila mwaka una nafasi ya kuongeza maarifa, utu na mafanikio. Kwa hivyo mwezi huu si tu kipindi cha kalenda bali ni darasa la maisha, muongozo wa mipango na chanzo cha matumaini, udhabiti na juhudi endelefu katika maisha yangu na katika maisha ya kila mmoja.

Nyekundu ni rangi yenye msongamano wa juu ya muangazaa wa choto inayojulikana kwa mvuto wake mkumbwa na uwezo wakuvutia macho. Ni rangi inayajumusha mchanganyiko wa isia tofauti ikiwemo upendo shauku nguvu na mara nyingine ata hatari na onyo. Katika maisha ya kila siku, nyekundu unatambulika kwa urahisi na utumika katika mavasi, bidhaa alama za usalama na ata sana ukileeza hatari ya kipikee kwa waonaji na watumiaji wake katika maisha ya kila siku, nyekundu ina umuhimu mkubwa kwa sababu wakilisha isia na ujumbe mahalum. Watu utumia rangi nyekundu katika mavazi na napo itaji kufutia au kuonesha msukumo wa isia. Kwenye ishara za trafiki ili kuonesha onyo au dhahatari na ata katika chakula na mapambo ili kuongeza mfuto katika jamii. Rangi nyekundu inaashiria shauku heshima na mara nyingine upendo au ata. Kuwapa watu mwongozo wakifia na kijamii. Nyekundu ni rangi yenye nguvu inayeweza kubadisha hali ya isia na kwa mshafahamu za kipeke kwa wanadamu. Hatari za nyekundu nipana na zinagusa vyo nyanja nyingi za maisha. Jamii, nyekundu uashiria sherehe furaha tamaduni za kipeke kama mavazi za harusi sherehe za mapambo na sikuku mahali. Kiuchumi, bidhaa silizo na rangi nyekundu mara nyingi ufutia wateja saidi Hivyo uongesa mauzo na kufutia umakini kwa watumianji. Kitamaduni nyekundu inamaana ya kipekee kulingana na tamaduni. Kama ishara ya heshima nguvu na hatari. Kielimu, rangi nyekundu utumika katika kuonyesha umuimu wa taarifa kuashiria makosa au kuonyesha vipengele yenye uzito katika uandishi au michoro. Hivyo, nyekundu ni rangi yenye nguvu ya kipekee inayo husiana na isia tamaduni yenye elimu kwa pamoja. Kwa upande wangu binafsi, nyekundu imekua sehemu muhimu ya maisha yangu. Mimi binafsi napenda mavasi au vitu vinye rangi nyekundu kwa sababu uchangia kuonyesha isia zangu kuleta furaha au ata kunikumbusha nguvu na msikumo. Katika maisha yangu ya kila siku, kama vile kuandika kuchora, au ata kupamba chumba changu, nimependa rangi kuwa inaweza kubadisha hali ya moyo wangu kuongeza hamasa, au kufanya mazingira ya karibu yangu kuwa ya kufutia na yenye muskumo nyekundu pia imenifundisha umuhimu wa kuelewa isia za wengine kupitia rangi na alama zinazo tumika katika jamii. Tafakari binafujia nyekundi ni niletia mafunzo makubwa. Nimejifunza kuwa rangi si tu alama ya kuona Bali ni lungha ya isia utambulisho na uchumi Changamoto sinaweza kujitokesa pale rangi nyekundu inapo tumika vibaya. Kama kuashiria hatari kwa muda mrefu au kufuruwa mtasamu wa isia lakini faida zake ni kubwa kwani uongeza mfuto kwa msha isia na kufundisha kuhusu tamaduni na heshima. Nimejifunza pia kudhamini mchanganyiko wa rangi na jinsi unavyeweza kuadhiri mtazamo, tabia na isia zangu binafsi. Katika mtazamo wa badae, neno nyekundu linapaki kuwa muhimu katika maisha yangu kibinafsi na kizani. Lina nifundisha kuzingatia isia kuonyesha utu na heshima na kutumia rangi kwa uangalifu na hekima nyekundu waadhiri mtazamo wangu wa maisha na kunikumbusha kuwa nguvu izia na ujasiri vinaweza kuonyesha kwa njia rahisi lakini yenye uvuto. Kwa hiyo, rangi nyekundu si tu kipengele cha kuona pale ni darasa la maisha, linalo nifundisha ubunifu, isia na mwelekeo, chanya wakuishi kwa furaha, heshima na msukumo wakinasi.

Ripoti ni maandiko taarifa au mawasiliano rasmi yanayo wasilisha matokeo hali au tukio fulani kwa mpangilio mahalumu na kwa ufasaha ripoti inaweza kuwa ya kitaaluma ya shule ya kazi au ya kisiasa na mara nyingi hutumika kutoa taarifa za hii uchambuzi wa hali na mapendekezo kwa wale walioko katika mazingira au wahusika ni njia muhimu ya kimsingi ya kuwasiliana kuwasilisha ukweli na kuratibu taarifa kwa uwazi katika maisha ya kila siku ripoti ina umuhimu mkubwa kwani husaidia kupanga kuratibu na kufuatilia shughuli mbalimbali katika shule wanafunzi huandika ripoti za maabara mashindano au miradi za kijamii huku wakifundishwa kuandika kwa ufasaha na kwa mpangilio unaoeleweka kwenye kazi ripoti hutumika kufuatilia maendeleo ya miradi kutoa taarifa za kitendaji na kutoa mapendekezo ya kuboresha huduma katika jamii ripoti hutoa mwanga juu ya masuala muhimu kama maendeleo ya kijamii uchumi na usalama hivyo kuchangia maamuzi sahihi na maendeleo endelevu athari za ripoti ni pana na zinaathiri nyanja nyingine za maisha jamii ripoti husaidia watu kuelewa hali ya jamii yao kutambua changamoto na kupanga solution za pamoja kiuchumi ripoti hutoa taarifa muhimu zinazo saidia biashara usimamizi wa rasilimali na kufanya maamuzi ya kifedha kwa ufasaha kiutamaduni ripoti zinaweza kuhifadhi historia tamaduni na matukio muhimu yanayohusiana na jamii au taifa kielimu ripoti ni nyenzo ya kijifunza kuonesha kuelewa na kuimarisha ujuzi wa uchambuzi na mawasiliano hivyo ripoti ni chombo cha kuunganisha maharifa kuimarisha maamuzi na kuchangia maendeleo ya kila nyanja ya maisha kwa upande wangu binafsi ripoti zimekua sahemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku mimi binafsi napenda kuandika ripoti za shule mashirika au miradi ya kijamii kwa sababu huchangia mpangilio uwazi na mawasiliano bora kila ninapokuwa na kazi ya ripoti huwa na fursa ya kuchambua hali kuwasilisha hoja kwa ufasa na kujifunza jinsi ya kufuata taratibu na kutumia lugha sahihi ripoti zimenifundisha kuwa makini kwenye mpangilio na mfuatiliaji mzuri wa mambo yanayofanyika kila siku pia nimeona jinsi ripoti zinavyoweza kuathiri mtazamo wa watu kuongeza uwajibikaji na kusaidia kuondoa changamoto kupitia uchambuzi sahihi tafakari binafsi juu ya ripoti imeniletea mafunzo makubwa nimejifunza kuwa kuandaa ripoti inahitaji uangalifu umakini na uwezo wa kuchambua matukio kwa kina changamoto za ripoti ni moja ni pamoja na kukusanya taarifa sahihi kuandika kwa mpangilio unaoeleweka na kuhakikisha maneno yanayo elezewa hayapunguzi maana ya matukio faida zake ni kubwa kwani ripoti hufundisha ustahimilivu uangalizi mpangilio na uwajibikaji pia hufanya kazi yangu iwe yenye tija inasaidia wengine kuelewa matukio na kuongeza ufanisi wa kila mradi au shughuli unayoshiriki katika mtazamo wa baadae neno ripoti inabaki kuwa muhimu sana katika ukuaji wangu binafsi na wa kitaaluma linanifundisha kupanga mambo kwa mpangilio kuwasilisha taarifa kwa uwazi na kufanya mamuzi sahihi ripoti huathiri fikra zangu kwa kunikumbusha umuhimu wa uwazi uthabiti na uangalifu katika kila hatua ya maisha kwa hivyo ripoti si tu maandiko ya taarifa bali pia ni darasa la maisha linalo nifundisha mpangilio uwajibikaji ustahimilivu na ufasihi wa kila siku katika shughuli kazi na jamii kwa ujumla.

Neno chini linamanisha sehemu iliyo ya kupungua au ya chini ukilinganisha na kitu kingine inaweza kuashiria nafasi ya kimwili kiwango jathamani au hali isio kuwa nzuri Kwa mfano tunaweza kusema kitabu kiko chini ya meza ikimanisha kiliko sehemu ya msingi au sakafu Neno chini linatumika kwa kila siku kuonyesha nafasi ya kitu au kiwango jathamani katika maisha ya kila siku, kueleza kwamba kitu kiko chini kuna zaidia kuelewa mlingano, mpangilio au hali flani. Pia linaonyesha mpangilio wa kijiografia mfano mlima chini ya anga. Kutumia neno chini ni muhimu kwani utuawazi katika maelezo ya mahali au hali. Bila neno hili maelezo yetu ya vitu nafasi na hata hali ya hisia zingekua ngumu kueleweka Linaimanisha Linaimarisha mawasiliano kati ya watu na linapunguza mkanganyiko Tukisema tembo Alikaa chini ya kivuli tunatumia chini kuwelezea nafasi ya kimwli vivyo vivyo katika hesabu au krafu chini inaweza kuashiria zamani ndogo kuliko ile ya juu. Hivyo nena hili linaufanisi mkubwa katika maisha ya kila siku na elimu. Nena chini linaofan kutumika pamoja na juu kati au pembeni kuelekea ulingani wa vitu. Hii inatufundisha jinsi ya kupanga vitu kwa mpangilio unaoeleweka. Haitha, inaweza kuashiria hali ya chini kisapati, kibiashara au ata kihisia. Kama hali yake ni ya chini ya furaha. Kwa ujumla chini ni muhimu katika mawasiliano kueleza nafasi kiwango na hali mbalimbali. Inatupa ufafanusi wawazi na inaongeza kuelewa wa mazingira yetu na hali tunazo kabiliana nazo. Kutumia neno hili kwa usahihi kuna tufanya tuwa na maelezo sahihi na yenye tija.

Teknolojia ni neno linalorejelea maendeleo na matumisi ya ujusi, mashine vifaa na mbinu za kisayansi ili kurahisisha, kuboresha au kubadlisha maisha ya binadamu. Kwa maneno mengine, teknolojia ni sana na mbinu zinazotumika katika utengenezaji, mawasiliano, elimu, biashara na nyania zinginezo za maisha za kila siku. Ni mstari unaounganisha fikra za binadamu na matumisi ya sayansi kwa lengo la kurahisisha kazi kuongeza ufanisi na kufanikisha maendeleo ya kijamii na ya uchumi. Teknolojia si tu vifa vya elektroniki. Pali pia ni mbinu ya kufikiri kupanga na kutatua matatizo kwa njia bora zaidi. Katika maisha ya kila siku, teknolojia inatokea kila kona. Kutoka kwa simu, tunazotumia kuwasiliana na marafiki, kompyuta zinazotumika kwa simu au shuleni. Hadi mtandao ya kijamii na tovuti za habari. Teknolojia inaingia katika kila kipande cha maisha yetu. Umuhimu wake hauwezi kupuuzwa kwani inarahisisha mawasiliano kuongeza ufanisi wa kazi kuboresha elimu na hata kuendeleza biashara ndogo ndogo. Kwa jamii, teknolojia ni kiini cha maendeleo kwani hutoa nafasi ya upatikanaji wa taarifa. Elimu na njia ya mtandao na hata kuunganisha watu wa tamaduni tofauti Hii inadhibitisha kuwa teknolojia sio jambo la hiari, bali ni sehemu ya lazima ya maisha ya kisasa. Athari za teknolojia ni pana na zinaonekana katika nyanja mbalimbali. Kiuchumi inachangia kuongeza ticha na kupunguza gharama za uzalishaji. Hivyo kuraisisha biashara kwa kuunda hajira mpya. Kijamii teknolojia imebadilisha, jinzi watu wanavyo wasiliana kufahamiana na kushirikiana. Jambo linaloweza kuhimarisha au kupunguza, uhusiano wa karibu kulingana na namna inavyotumika. Kitamaduni teknolojia imeleta mabadiliko makubwa katika uridhi tamaduni na maadili. Kwani watu wanaweza kupata taarifa au mitindo kutoka sahemu bali mbali duniani. Kielimu teknolojia imepanua mbinu za kujifunzia kufanya utafiti na kupata maarifa bila usuizi wa kichografia. Hivyo teknolojia ni nguvu zenye uwezo wa kuunda au kubadilisha maisha kwa namna yoyote ili kulingana na matumizi yake. Mimi binafsi nimeona jinsii teknolojia ilivyobadilisha maisha yangu ya kila siku kutoka kwa kutumia simu kupata taarifa muhimu kushiriki mawazo kupitia mtandao ya kijamii hadi kutumia kompyuta kujitafutia maarifa teknolojia imenifanya niwe na ufanisi mkubwa Ninaweza kupanga muda wangu vizuri kukamilisha kazi yangu za shule au kazini kwa haraka na hata kuwasiliana na familia yangu kwa urahisi mkubwa teknolojia pia imenisaidia kushirikiana na wengine katika miradi ya kijamii na kielimu Jambo ambalo ningelidhani haliwezekani bila uwepo wake Hali hii inafanya nione teknolojia kama rafiki wa karibu Anayenisaidia katika kila hatua ya maisha yangu kupitia uzoefu wangu nimejifunza kuwa teknolojia ni chacho ya maendelewa lakini pia ni changamoto zake kutumia teknolojia bila mpangilio au kwa muda mrefu kunaweza kusababisha upotovu wa muda. Matatizo ya afya kama vile kuona vibaya au kukosa usingizi na kupoteza maadili ya kijamii kama vile kuishi katika ulimwengu wa mtandao kwa zaidi ya ule wa dunia halisi. Hata hivo, faida zake ni kubwa kwani inarahisisha mawasiliani kuongeza maarifa, kuwezesha ubunifu na kusaidia kuwa na mtazamo mpana wa maisha. Nafikiri kuwa changamoto hizi zinashughulikiwa na kujua mbinu sahihi kwa kutumia teknolojia kwa busara na kwa nidhamu. Kwa mtazamo wa baadaye teknolojia ina nafasi m katika ukuwaji wangu binafsi na wa jamii kwa ujumla. Itanisaidia kuifanikisha malengo yangu ya kielimu na ya kazi na kuongeza ufanisi wa kila siku kwa kunipa mbinu za kushughulikia changamoto pale.

Jumatatu ni siku ya kwanza ya wiki kwa kalenda nyingi duniani. Na kwa maana ya kijamii na kibiashara inachukuliwa kama siku ya kwanza, shunguli, mpya. Ni siku inayofuata jumapili na mara nyingi huashiria, mwanzo wa kasi, shule na shunguli zingine za kila siku. Katika mtazamo wa kiutamaduni, jumatatu inaishara ya fursa mpya, mpango, mpya na mwendo wa kuendelea mbele. Nisiku inayohusiana na mpangilio nidhamu na asma ya kufanikisha malengo ya wiki mzima maisha ya kina siku yamefanya jumatatu kuwa muhimu sana kwa watu wengi nisiku ya kurudisha nguvu badala ya baada ya mapumziko ya mwisho wa wiki kupanga mikakati ya kazi au kuanza miradi ipi katika jamii jumatatu inaashiria mwanzo wa shunguli za kiuchumi, shule, biashara na ata shughuli za kijamii. Kwa watu wengine ni siku ya kupanga ratiba kufanikisha mikutano na kufanya matumizi maamuzi muhimu. Siku hii inakua msingi wa kuendesha shughuli za wiki mzima, ivyo umuhimu wake auwezi kupuuzwa. Ata research jumatatu nipana na zinaonekana katika nyanja mbali mbali. Kiuchumi siku hii huashiria kwanza kwa shughuli za biashara na huduma. Jambo linalochangia kuongeza ticha na mapato kwa wafanyikazi na wamiliki wa biashara. Zamini, jumatatu mara nyingi kuwamisha isia za mabaduliko. Kwa bazi ya watu mchanzo cha hamasa na mpanginilio. Lakini kwa wengine inaweza kuwa changamuto ya mzongo wa mawazo kutokana na kasi au shuni. Kutamadu ni jumatatu unepua ishara ya muanzo wa mpango ipi. Na mara nyingi inausishwa na maadili ya nidamu uanifu na kasi kwa bidi. Kielimu jumatatu ni siku ya kwanza masomo mapi kujifunga kwa bidi na kupanga mazoezu ya kielimu kwa wiku mzuna. Mime pinafsi nimetambua umuimu wa chumatatu katika maisha yangu. Kila jumatatu uwa ni ishara ya kwanza upia na kupanga mipango ya kila wiki mzima. Mime uweka ratiba ya kazi kupanga muda wa masumi na kupanga mikutano oshu gili za kutani. Siku hii pia inanipa na fasi ya kudatimini mafanikia ya wiki ili opita na kutenga muda wa merekebisha ili iyo kubora saidi. Tekeleza saa jumatatu ya nifanya niyo makini zaidi na kumisaidia kushughulikia changamoto kwa njia ya mpangiliyo na nidhamu. Hii inafanya niyo nione chumatatu siitu kama siku ya kasi bali ni muanzo wa fursa mpia kila wiki. Kupitia uzoefu wangu ni nijifunza kuwa. Jumatatu ni siku yenye changamoto na faida zake kwa wakati mboja. Changamoto inaweza kuwa msongo wamawazo kutokana na kazi mingi, machukumu ya shule au mikutano mingi, inayo itazi, nguvu na ari mpia. Jumatatu uchenga mudamu kuna kisi umarisha wejo wakupanga munda na kumisaidia katika kutakeleza maningo liyo panga kwa ufanisi. Izia zinatokana na jumatatu sinaweza kuwa changamoto mwanzonu, lakini zinapokuwa zikiwa na mpangilio uzalisha ticha na kuraisisha baisha. Kwa mitasamu wa babae, jumatatu utambaki kuwa zihemi, muhimu ya ukuwazi wangu binafsi. Misiku inaye miskuma kuwa makini, kuwa na mpangilio na kuzingatia malingo yangu ya muda mrefu na mfu. Jumatatu ina ni marisha kifika kumisaidia kushugulikia machukumu yangu kwa ujana na kunipa fursa ya kuendelea kugusa ni damu, ufanisi na muendo chanya katika maisha wangu. Kwa hakika, jumatatu ni gawidi ya siku ya wikito. Ni alama ya muanzo mitia, fursa na atua za kufanikisha maisha ye ye mpangilio na manengu yaliyowazi.

Kulia nitendo la kuwanyesha hisia ya za uchungu usuni na maumifu kwa kutoa majose au milio wa husuni Kwa ninjia ya asili ya binadamu kuwelezea hisia zake ziziso elezeka kwa manemu na mara nyingi umbatana na hisia za asira huonga au shangwe pia Kulia siishara ya udaifu, pali ni sahemu muhimu ya mchakato wa kisaikolojia na kijami wa kushukulikia isia. Nitendo ambalo linatambua isia za binadamu na kutoa nafasi ya kutatua msongo kwa andani na kuonyesha hisia kwa wengine. Katika maisha ya kilasi, kulia ni jambo linale tuwakia katika hali nyingi. Watu ukulia pale wanapapotesa kitu chenge dhamani, wanapopata mawipu au kwanaboshudia hale za usuni za wengine. Kwa zamii, kulia ni ishara ya huduma, mshikamani na useidisi kwa wale wanapabilia na changamoto. Katika familia shule au makundi ya kijamii kulia kunaweza kuashiria uwepo wa upendo kuwanyesha hisia au kuleta muendelezo wa masungunzo wa kisaikolojia. Hivyo kulia ni sehemu ya maisha ya kila siku ambaye usaidia pinedamo kuendeleza usiano wake wa wengi. Hadhari sakulia ni pana na sinawusa nyanja mbalimbali. Kijamii kulia huunda usiano wahuguna na ushikamano katia wadu macho si ya mwanafungu wanapo kuwa na walimu ofangia ya naweza kusababisha msaada na usahidisi wakaribu Kiuchumi, ingawa si mada zote kulia kuna hapo kusiana na isia za husuni kunaweza kwa apiri ticha ya mtu Kwa ni husuni, mada nyingine upeleka kupungua kwa umakini au ari ya kazo Kielimu kulia njia ya kuwanyesha izia ambaso. Sikiwa sineelezo sinaeza kusaidia mtu kuporesha uelewa wa izia safi na kulifunga bini za kushukulikia changamoto. Kitamaduni kulia kwa huma au katika sherifu nani nishara ya kueshimia na kushirikia na kuwanyesha isia kwa wazi. Mimi binafsi nimeona kulia katika maisha yangu kwa mami na nini. Nilipokumbana na changamoto za familia na kushudia usuni za rafiki. Kulia kuliweza kumisahidia kutoa izia sangu na kupata utulifu wandani. Pia pale niliposhindwa changamoto au kufanikisha jambo muhimu Majosi ya furaha mekuwepo kama ushara ya kulidika na shukrani. Kwa hivo kulia kwangu situ ishara ya husuni. Bali pia nijia kueleza furaha heshimu na mshikamano wa isi ya tendo hili linanifanya niwe binadamu wa kweli nikiweza kuwanyesha hisia zangu kwa uwazi pila aibu Kupitia uzoefu wangu Nimejifunza kuwa kulia ni sehemu ya afya ya akili na isi uchangia kutuliza msongo wa mwazo na kuondoa hasira au uzuni zilizokusanyika na kunisaidia kuelewa hisia zangu kwa undani zaidi. Changamoto inaweza kuwa pale mtu hawezi kudipite kulia kwa katika mahali au wakatu usiofa. Lakini faida yake kwa akili na moyo ni kubwa. Hisia zinazo tolewa kupitia kwa kulia uchangia katika kuchenga usiano wakweli na watu ingine. Uongeza huruma na kuondoa uzito wa ndani. Hii inafanya kulia kuwa tendo lenye nguvu, kisaikolojia na kizani. Kwa mtasamu wa badae, kulia kutapaki kuwa sahimu muhimu ya ukuwazi wangu binafsi. Litaniwezaisha kushughulikia changamoto kwa akili na mwili. Kuangaza welewa wa hisia na kunisaidia kuwa na usiano wa kweli na wale wanaonizunguka. Kulia kunanifunza usawa wa hisia, kuna nisaidia kushugulikia mafanikia, na mafadhaiko kwa busara na kumipanjia ya kushiriki, furaha na uzuni mawegini. Kwa hakika, kulia si ishara ya udaiko, pale ni ishara ya nguvu, hekima na utu wa binadamu. Na nintendo ambalo litakua msaada kubwa katika maisha yangu ya kila siku na ukuwaji wangu wa baadaye kila siku.

Tovuti ni mfumo wakielektroniki wa mtandaone unawesesha watu kupata kushirikiana na kuwasiliyana tarifa ziliso pango kwa mpangilio mahalo. Ni ukurasa wa mtandaone unawifadhi apari, picha, video, mauduwe ya kielimu burudani au uduma sabiashara. Ambawa uweza kufitia kupitia kibinjari cha internet. Tofutu siituchu kwa cha kuwanesha tarifa. Kale pia ni chombo cha mawaziliano, elimu na biyashara. Likiunganisha watu kutoka sehemu mbali mbali za dunia pila vizuizi vya kichokrafia. Maisha ya kila siku ya mefanya tofutu kuwa sehemu mwimu ya kizami na kinchumi. Tofutu utumika kupata tarifa kujifunza masomo na kufanya maninusi. Kushiriki waso au hoja na hata kushirikia na katika miradi ya pamoja. Kwa jamii, tofuti ni kipengele chamaendele kwane hinarahisisha mawaziriani. Kupanua maarifa na kungamisha watu watamaduni na taluma tafauti. Watu wanaweza kupata huduma za kipengi hilimu na hata za burudani kupitia tofuti pina kuhitazi kusafiri au kuwandoka yumbami. Hivyo tofuti ni chombo muhimu cha maisha ya kisasa. Havari sa tofuti mukana na zinaonekana katika nyanja mbali mbali. Kiuchumi, tofuti zinaunda fursa za biashara mtandaoni, kuchenga biyashara ndogo na kubwa na kuongeza mapato kwa usaji na wateja. Kijamii tofuti ubadilisha ginsi watu wanafi wasilia na kushirikiana na kuchenga ujiano huku ikichangia huraisi wa kupata habare na kushiriki mawazo. Kitamaduni tofuti utoa fursa ya kufadhi uriki, tamaduni na madili ya jamii, pamoja na kueneza mitindo na marifa kutoka sahimu mbado mbado za dunia. Kielimo tufuti ni darasa lisilo na mipaka, ni kiwesesha mtu kujifunza masomu mbali mbali, kufanya utafiti na kuporesha mchusi wake kwa nchia ya mtandaho. Mimi pinafsi ni mewana chinzi tofutu linafubadilisha maisha yangu ya kila siku, kutoka kupata tarifa muhimu, kushiriki mawazo na nzangu habi kutumia mafunja ya mtandaoni kujifunza masomu, napia tofutu ime nisaidia kuongeza marifa na ufamesi wangu. Pia kupitia tovuti mwenyeweza kushirikiana na wehile katika miradu ya kielimu na kijami zambo ambalo ligekua ungumu kufamikisha pila uwepo waki. Tovuti imenifanga niwe na ufahamu mpana wa bimu. Kuweza kushugulikia changamoto kwa anjia bora na kushirikartika fursa nyingi za kpsykolojia kielimu na kijami. Kupitia uzoefu wangu nimejifunga kuwa tofuti ni jamu, chombo, chenye faida kubwa, lakini pia changamoto zake. Changamoto zinaweza kusena na upotefu wa muda tarifa siso sahi na hata kuingiliwa na mitindo hasi ya mtandaona. Hata hivya, saida zaake ni kubwa kwani sinaraisisha na wasiliana kuwongesa marifa kutokusa za kasi na biyashara na kutanua mtasamu wa maisha. Tovuti uchenga uchusi, kuwongesa ufanisi na kumisaide kushigulikia changamoto za kila siku kwa busara na mpangiliwa. Kwa hakika, tovuti ni sana mhumu katika maisha ya kizasa. Kwa mtasamu wa badai, tovuti itabaki kuwa sehemu muhimu ya ukuwanti wangu binafsa na wakitaluma. Ita nsaidia kufanikisha mamenga yangu ya kielimu na kugusa ujusi kushirikiana na mbili na kunipa muanga wa kufanya maamuzi sahihi. Tofute bia pia inanimarisha kifikra na kunifunza tingi ya kutumia. Maharifa kwa busara kuendesha shugle za kijamii na kibiyashara na kuunda mtasamu wa maisha ulio makine na unawalenga maindele kwa hakika tofudu situ chombo cha teknolojie pali ni darasa la mafunzo ya maisha lisile na mepaka.

Folder ni kifaa au sehemu ya kuhifadhi faili au picha au taarifa nyingine kwa mpangilio maalumu kwa kutumia kompyuta au kifaa cha elektroniki. Folder husaidia katika kupanga maudhui kuanzia rahisi, kurahisisha, upatikanaji wa taarifa na kuhakikisha kuwa faili hazipotei au kuchanganyikiana. Folder inaweza kuwa ya mwili kama ile yakaratasi au elektroniki kwenye kompyuta. Simu au mtandao Lakini kazi yake msingi ni ile ile yakupanga kuhifadhi na kurahisiha utaratibu wa taarifa katika maisha ya kila siku Folder ni muhimu sana katika kazi shule au shughuli binafsi Folder hutoa mfumo wa kupanga faili na haiti ili ziweze kupatikana kwa haraka kwa jamii Kwa jamii folder inarahisisha mawasiliano kwani mtu anaweza kushiriki faili muhimu kwa urahisi pila kupoteza muda au kufanya mchakato mkumu. Aidha ha, folder husaidia kuunda mpangilio wakazi kuongeza ufanisi na kurahisisha utunzaji wa tarifa. Kwa hivyo, folder ni chombo cha ufanisi kinatusaidia binadamu kuishi kwa mpangilio na kuendeleza shughuli zake kwa urahisi. Athari zaa folder ni pana na zinaonekana katika nyanja mbali mbali. Kijamii, folder inarahisisha ushirikiano wa watu kwani inakunarahisisha upatikanaji wa faili au taarifa. Kunleta uraisi wa kushirikiana katika miradi na shukuli mbali mbali. Kiujumla folder huwakoa muda wa kupunguza gharama ya kuhifadhi karatasi nyingi. Hivyo kuongeza teacher na kupunguza kupoteza rasilimani. Kielimu folder utua fursa ya kupanga, masomo, miradi na utafiti Hivyo kuongeza ufanisi wa mwanafunzi au mtafiti. Kitamaduni folder husaidia kuhifaadhi nyaraka muhimu. Zinazohusiana na ihistoria utamaduni au mila. Hivyo kurahisisha urithi wa maarifa kwa vizazi vijavyo. Hivyo folder ni zan.ya kimaisha yanye dhamani kubwa katika kupanga na kuhifaadhi tarifa. Mimi binafsi nimeona umhimu wa folder katika maisha yangu ya kila siku katika kompyuta yangu, folder zinanisaidia kupanga faili za shule, miradi ya kazi, picha na nyaraka muhimu Kwa kutumia folder ninaweza kupata haraka kile, ninacho kithitaji bila kuchanganika ama kupoteza muda Folder pia imenisaidia kutunza taarifa binafsi na zaakitaluma kwa usalama na kurahisisha kushirikiana na wezangu katika miradi ya pamoza. Kwa hivo, folders si tu kifaa cha kuhifadhi bali ni rafiki wakaribu kinachongeza. Mpangilio nidhamu na ufanisi katika maisha yangu. Kupitia uzoefu wangu mimejifunza kuwa folder ni muhimu sana lakini pia inahitaji utunzaji wa busara. Changamoto inaweza kuwa pale folders unapo changanikana au mtu akishinda kuzitumia kwa mpangilio unaofaa. Jambo linalowelza kusababisha upotefu wa taarifa au muda. Hata hivo, faida zake ni kubwa. Folder hutoa mpangilio urahisi wa kupata taarifa na unafaa katika kushirikiana na mwingine. Folda pia hufundisha nidhamu kupanga muda na mbi nu za kuthibitii taarifa ili kufanikisha maisha ya kila siku kwa ufanisi. Hii inafanya folder kuwa chombo chenye nguvu saidi katika maisha ya kisasa Kwa mtazamo wa badaye, folder itabaki kuwa sahemu muhimu ya ukuaji wangu binafsi na kitaaluma. Itanisaidia kupanga maisha yangu kuongeza ufanisi, kuraisisha kushirikiana na wengine, na kunisaidia kuthibiti taarifa muhimu kwa busara. Folder inaimarisha kufikra na kunifunza kutumye ya rasiliimali zangu kwa ufanisi na kunipa njia ya kufanya malengo binafsi ya kijamii Kwa hakika, folder si tu kifaa cha kuhifadhi, bali ni darasa la mafunzo ya maisha. Linalo nifunzo nidhamu, mpangilio, na mbinu zaa kufanikisha, maisha yenye teacher na mpangilio. Folder pia inaweza kutumika katika kuifadhi picha. Hivo inaweza kusaidia katika kulinda kumbukumbu za pahali, jambo au tukio fulani liloteneka wakati fulani. Hivo inasaidia katika kuweka kumbu kumbukumbu hizo sawa.

Bahati njema ni hali au tukio, ambalo mtu upata kikamilifu bila kutegemea kikamilifu juhudi zake. Mara nyingi ikiwa na matokeo chanya yenye furaha au yenye manufaa ni hali ya kipekee inayo shirikiana na dhana ya nasipu nafasi au muendelezo wa maisha usio wakawaida Bahati njema si jambo la kudhibitiwa kikamilifu pale ni tukio la furaha, mafanikio au fursa linalo kuja ghafla na kubadilisha hali ya mtu kwa njia chanya ni dhana inayo jenga matumaini, inavutia fikira na mara nyingi huongeza motisha katika maisha ya kila siku. Katika maisha ya kila siku, Bahati njema inatokea mara nyingi katika nyanja mbalimbali mtu anaweza kupata bahati njema, pale anaposhinda zawadi ghafla. Kupata fursa ya ajira bila kutegemea au kupata msaada katika wakati mgumu. Kwa jamii, dhana ya bahati njema uchangia motisha, matumaini na mshikamano. Kwa jamii, kwani watu wanapoona wengine wanapokea baraka wa mafanikio ghafla wanapewa shauku ya kuendelea na juhuli zao. Bahati njema inahusiana pia na mtazamo wakisaikolojia wa kuwamini kuwa maisha yanaweza kubadilika kwa chanya, hata pale changamoto zinapo kuwa nyingi. Habari za bahati njema nipana na zinaonekana katika nyanja mbali mbali. Katika jamii, mtu anayepata. Bahati njema mara nyingi hupata hishi, mshikamano, nahisia za furaha kutoka kwa wale wanaomsumbua. Kiuchumi bahati njema inaweza kuleta fursa ya kupata ajira, kushinda zapuni au kupata mwilekezaji, ghafla. Kielimu bahati njema inaweza kuwa kuonekana pale mwanafunzi anapopata nafasi ya kipekee ya kuendelea na masomo au kupata usaidizi wa ghafla. Kitamaduni dhana ya bahati njema inachangia kuendeleza na imani matumaini na mwoyo wa kushirikiana. Kwani watu hufundishwa kushirikiana na kusherehekea mafanikio ya wangine bila uoga. Hivyo bahati njema ni nguvu yenye uwezo wakubadilisha mtazamo hali na matukio ya maisha. Mimi binafsi nimeona jinsi bahati njema inavyokua sehemu ya maisha yangu. Kutoka pale niliposhinda tuzo ghafla, kupata msaada wakifedha wakati wadharura, hadi kupata nafasi ya ajira ghafla niliyo itafuta kwa muda mrefu Bahati njema imenifanya niwe na shauku na matumaini ya kuendelea kushugulikia changamoto Bahati njema pia imenifundisha kuwa makini na fursa ndogo ndogo za maisha ni mwihimu kwani mara nyingi bahati inakuja kwa njia siziso tarajiwa Hii inaimarisha katika kifikra na kunifanya niwe mtu anae shukuru na kuenzi fursa, zinazo jitokeza kila siku. Kupitia uzoevu wangu nimejifunza kuwa bahati njema, sio tu tukio la kusherekea bali ni darasa na maisha. Inanifundisha kushukuru, kudumisha matumaini na kutambua kuwa kila tukio linaweza kubadilika ghafla. Changamoto ni pale mtu anapokuwa na matarajio ya kupata kila kitu bila juhudi, lakini pale bahati. Njema inapowekwa kwa mtazamo sahihi. Inachangia motisha mshikamano na ujasiri wa kushugulikia changamoto. Bahati njema ujenga imani kuimarisha utu na kuleta shauku ya kufanikisha maisha kwa njia chanya. Kwa mtazamo wa badaaye, bahati njema itabaki kuwa sehemu muhimu wa ukuaji wangu binafsi na kijamii. Itanisaidia kuwa na mtazamo chanya, kuongeza motisha na kushughulikia changamoto kwa matumaini. Bahati njema inaniimarisha kifikra kunifunza kushukuru na kushirikiana na wengine na kunisaidia kutambua fursa zinazo jitokeza kwa njia zisizotarajiwa. Kwa hakika, bahati njema situ tukio la nasibu, bali ni daraja la maisha linalo nifundisha subra, shukrani na ujasiri. Na nikipengele muhimu cha kufanikisha maisha enyeticha furaha na maendeleo wakati wote maishani mwangu ninapokuwa na ho.

Mawasiliano ni mchakato wakubadilishana taarifa hisia au mawazo kati ya watu wawili au zaidi kwa kutumia maneno alama ishara mwendo wa mwili au teknolojia ni sehemu muhimu ya maisha ya binadamu Kwani kupitia mawasiliano watu hujenga uhusiano kushirikiana kufaamiana na kutatua matatizo mawasiliano si tu nikutoa taarifa bali, pia ni kuelewa nakufaamiana kwa undani. Jambo linalosaidia kuunda jamii, yenye mshikamano na maendeleo. Katika maisha ya kila siku, mawasiliano ni msingi wa kila shughuli. Kutoka kwa mazungumzo ya kifamilia, shule, kazi, hadi mawasiliano ya kutumia, simu. Barua pepe au mitandao ya kijamii. Mawasiliano huimarisha uhusiano wakurahisisha mashauriano. Kwa kijamii, mawasiliano ni chombo cha maendeleo. Kwani huunganisha watu kurahisisha upatikanaji wa taarifa na kusaidia kushughulikia changamoto pamoja. Kwa hivo, mawasiliano ni sehemu ya lazima ya maisha ya kisasa. Kwani husaidia kila mmoja kuelewa na kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Habari za mawasiliano ni pana na zinaguza nyanja mbalimbali kijamii mawasiliano huboresha uhusiano kati ya familia marafiki na jamii kwa ujumla Huku pia uhimarisha mshikamano na ushirikiano Kiuchumi mawasiliano ni msingi wa biashara na huduma mawasiliano mema huchangia ufanisi huunda timu bora na kufanikisha shughuli za kiuchumi Kielimu mawasiliano husaidia kufundisha kujifunza na kushirikiana katika miradi ya kielimu Kitamaduni, mawasiliano hutoa nafasi ya kuhifadhi, kusambaza na kuendeleza uridhi wa tamaduni, historia na maadili ya jamii Hivyo mawasiliano ni chombo cha kimaisha chenye nguvu ya kuunda na kubadilisha maisha ya binadamu Mimi binafsi nimeona umuhimu wa mawasiliano kila siku kati ya shule na kazini, mawasiliano yamenisaidia kuelezea mawazo yangu, kushirikiana na wenzangu na kupata msaada pale ninapohitaji. Napenda kutumia maneno barua pepe simu na hata mazungumzo ya ana kwa ana kuhakikisha. Kila taarifa inafikishwa kwa uwazi na uelewa wa pande zote. Pia mawasiliano yamenisaidia kuimarisha uhusiano wa kifamilia na kimarafiki. Kwani kushirikiana mawazo na hisia kuna punguza kutoelewana na kuleta mshikamano wa karibu. Kwa hakika, mawasiliano yamenifanya niwe mtu anayeweza kuelewa na kuelezeka kwa ufanisi zaidi. Kupitia uzoefu wangu nimejifunza kuwa mawasiliano nikipengele chenye faida kubwa lakini pia kinahitaji mbinu sahihi. Changamoto inaweza kuwa pale mawasiliano haayafanyiki kwa uwazi na pale ujumbe au kueleweki. Jambo linaloweza kusababisha mzozo kutoelewana au upotevu wa muda. Hata hivo mawasiliano mema hujenga mshikamano huongeza ufanisi na kunisaidia kushughulikia changamoto kwa busara. Mawasiliano pia hufundisha subira usikiivu na hekima ya kufikiri kabla ya kutoa jibu. Jambo linaloongeza ubora wa maisha binafsi na kijamii kwa mtazamo wa baadaye. Mawasiliano yatabaki kuwa msingi muhimu wa ukuwaji wangu binafsi kielimu na kijamii. Yatanisaidia kuelewa vizuri wengine kushikirikiana kwa njia ya hila au teknolojia na kutatua changamoto kwa ufanisi. Mawasiliano yananifunza jinsi ya kuelezea mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa makini na kushikirikiana bila shaka. Kwa hakika, mawasiliano si tu njia ya kubadilisha na taarifa. Bali ni darasa la maisha linalonifundisha mshikamano, hekima na mafanikio. Na ni chombo cha msingi cha kufanikisha maisha yenye mpangilio, uwelewa na matokeo chanya.

Hoteli ni sehemu au chengo linaloundwa kutoa huduma za malazi chakula na burudani kwa wageni na wasafiri ni sehemu ambaye watu uenda wakati wanapo itaji kupumzika kufanya mikutano kusheherekea sherehe maalum au kupata huduma za kitaalumu hoteli zinaweza kuwa dongo au kumbwa sa kifahari au za kawaida, lakini damara yake kuu ni kurahisisha maisha ya wageni kwa kutoa huduma zilizo pangwa kwa ubora na usahihi. Hoteli situ sehemu ya kupumzika, bali pia nikiini cha biashara, utalii na maendeleo ya kiuchumi katika jamii. Maisha ya kila siku yamefanya hoteli kuwa sahemu muhimu ya shughuli za jamii na kiuchumi. Watu utembelea hoteli situ kwa anjili ya malasi, bali pia kushiriki mikutano, semina, sherehe na ata kushugulikia shughuli sa kibiashara. Kwa jamii, hoteli zinachangia katika ajira kuendeleza utalii na kutoa huduma muhimu sinazoongeza kipato cha taifa. Haitha, hoteli utoa na fasi ya kuunda mausiano mapia kufurahia burudani na kuishi kwa usalama na utulivu. Jambo li nalofanya hoteli kuwa sehemu muhimi ya maisha ya kisasa Athari za hoteli ni pana na zinaonakana katika nyanja mbali mbali kijamii hoteli uporesha mshikamano kati ya watu kwa kutoa na fasi ya kushirikiana katika hafla mikutano na sherehe Huku pia sikichangia kurahisisha mawazo wasiliano kati ya jamii tofauti Kiuchumi hoteli hutoa ajira kwa wafanyikasi na wandane na kuendeleza biashara ndogo na kumbwa sinasosunguka eneo la hoteli. Hivyo kuongeza mapato na uchumi wajamii. Kielimu hoteli hutoa nafasi kwa wataalum na wanafunzi wa masomo ya utalii. Huduma za chakula na usimamisi wa biashara kujifunza vitendo ya kitaaluma. Kitamaduni hoteli zinachangia kuhifadhi na kuonesha utamaduni wa chakula sana na mitindo ya kienyo au kimataifa. Ivyo hoteli sehemu yenye nguvu ya kimaisha inayochangia maendeleo ya binadamu katika nyanja nyingi. Mimi pinafsi ni meona umuhimu wa hoteli katika maisha yangu ya kila siku. Napenda kwenda hoteli, situ kuachili ya chakula au kupumzika, pali pia kupata nafasi ya kubatmini mawazo, kupanga mikutano au kusherekea mafanikio. Hoteli zimenifundisha umuhimu wa huduma bora, mpangilio na nidhamu ya kijamii. Pia kupitia hoteli nimejifunza kushirikiana na watu wa thamaduni tofauti. Kuelewa lada na mahitaji ya kilamtu na kuthamini dhamani ya huduma kwa wateja. Hoteli kwangu sii tu mahali pa kupumsika, bali ni darasa la maisha linalo nifundisha uelewa, ni dhamu na urati. Kupitia usoefu wangu, nimejifunza kuwa hoteli sisehemu ya starehe pekee, pali ni chombo cha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Changamoto zinaweza kuhusiana na gharama, ratipa ya huduma na ubora wa huduma, lakini faida zake ni kubwa. Hoteli uchenga uelewa wa kijamii kuimarisha uhusiano wa biashara na kijamii na kunisaidia kushugulikia changamoto za maisha kwa busara. Haitha, hoteli unifundisha ni dhamu, mpangilio na umuhimu wa huduma bora kwa wengine. Jambo linalo ongeza ubora wa maisha pinafsa na jamii kwa jumla. Kwa mtasamo wa baadaye, hoteli zitabaki kuwa sehemu muhimu ya ukuaji wangu pinafsi na wakijamii. Sita nisaidia kuelewa huduma, mpangilio na utunzaji wa mahitaji ya wengine. Kuongeza ufanisi wa shughuli zangu na kunipa nafasi ya kushirikiana na watu wa tamaduni tofauti. Hoteli pia sinanifunza kuhusu ubora wa maisha jinsi ya kushughulikia changamoto na jinzi ya kutumia fursa za kibiashara na kijamii kwa busara Kwa hakika, hoteli siitu sehemu ya kupumzika pali ni darasa la maisha linalo tufundisha ni dhamu, mpangilio na mafanikio katika maisha ya kisasa.

Takuimu ni seti ya data au tarifa ziliso kusanyo kwa mpangilio maalum zinazo tumika kuchambua kuelewa na kutoha mwanga juu ya hali au mwenendo fulani. Takuimu zinaweza kuwa za idadi za maneno au za kielelezo na mara nyingi utumika katika utafiti, biashara, elimu, afya na sekta nyinginezo. Takuimu ni chombo cha muhimu cha kufanya maamuzi sahihi. Kupaini mwenendo na kupanga mikakati kwa msingi na kwa ushahidi wakweli. Ni msingi wakili ya kisayansi na kiutendazi. Kwani husaidia kuelewa ukweli wa kuondoa makisio ya sio na msingi. Katika maisha ya kila siku, takuimu ni sahemu ya lazima kutoka kwa report za shule. Hesabu zakifeza. Takuimu za afya hadi mahesabu ya biashara. Kila mtu anaweza kutumia takuimu katika kupanga kuchambua na kufanya maamuzi. Kwa jamii, takuimu huchangia maendeleo kwa kutuwa mwanga juu ya mahitaji ya wanainchi. Changamoto za kiuchumi na mwenendo wa maswala mbali mbali. Takuimu zinaimarisha uelewa wajami na kusaidia kutatua matatizo kwa njia ya kisayansi. Hivyo kufanya kuwa sehemu ya msingi katika maisha ya kila siku na katika maendeleo ya kijami Athari za takuimu nipana na nazinanguza nyanja mbali mbali jami takuimu hutuwa mwanga juu ya mahitaji ya jami Usambazaji wa rasilimali na jinsi watu wanavyo shirikiana katika shuguli mbali mbali Kiuchumi takuimu huchangia kupanga bajeti kupaini fursa za biashara na kufuatilia mwenendo wa soko Hivyo kuongeza ufanisi na tija. Kielimu, takuimu ni msingi wa utafiti. Kuelewa matukio na kuboresha mbinu za kufundisha na kujifunza. Kitamaduni, takuimu husaidia kuhifathi historia, maadili na mwenendo wa jami kwa vizazi, chache. Hivyo, takuimu ni chombo chenye nguvu kinacho msaidia binadamu kufanya maamuzi sahihi na kuendesha maisha kwa mpangilio. Mimi binafsi nimeona umuimu wa takuimu katika maisha yangu ya kila siku. Katika shule, kutumia takuimu kuna nisaidia kufanya utafiti, kuchambua matokeo ya majaribio na kupanga mitango ya masomo kwa ufanisi. Katika maisha binafsi, takuimu zina nisaidia kupanga bajeti, kufuatilia maendeleo ya malengo yangu na kuchambua mwenendo wa maamuzi yangu. Takuimu pia imenifundisha umuhimu wa kushugulikia tarifa kwa uangali kwa kikisha usahii na kutumia binu za kisayansi kufanikisha malengu. Kwa hakika, takuimu zinanifanya niwe makini mwenye mpangilio na mwenye uwezo wa kuchambua kwa kina. Kupitia uzoefu wangu nimejifunza kuwa takuimu situ namba au tarifa bali ni msingi wa uwelewa na mamuzi bora na maendeleo. Changamoto zinaweza kuhusiana na ukosefu wa usahii wa kuelewa data vizuri, lakini faida zake ni kubwa. Takuimu hufundisha ni thamu mpangilio na mpili za kutatua changamoto kwa busara. Pia zinachangia kifikra, zinaboresha ufanisi na kunisaidia kushugulikia changamoto za maisha kwanjia nyingi na utafiti. Hii inafanya takuimu kuwa chumbo chaki maisha chenye humuhimu mkubwa. Kwa mtazamo wa badae takuimu zitabaki kuwa msingi wa ukuwaji wangu binafsi na wakizami zita nisaidia kufanya maamuzi sahihi kubaini mwenendo kupanga mpango ya kielimu na ya kibiashara na kunisaidia kufanikisha malengo binafsi na ya kikundi Takuimu zinanifunza kutumia tarifa kwa busara kuchambua matokeo kwa kina na kutathmini uwezekano wamefanikio au changamoto. Kwa hakika, takuimu situ ni seti ya namba au tarifu. Mbali ni darasa la maisha linalofundisha ni thamu, mpangilio, ufanisi na maendeleo katika eneo la maisha ya kisasa.

Duka ni sehemu au jengo linalo undwa kwa ajili ya kuuza bidhaa au huduma kwa wateja. Ni sehemu inayohusisha biashara ya kila siku. Ambapo wateja huweza kununuwa mahitaji yao kama chakula, mavazi, vifaa vya shule au bidha nyinginezo. Duka si tu sehemu ya biashara. Bali ni sehemu ya mawasiliano kati ya mununuzi na muuzaaji. Ambapo pande zote ushirikiana kwa malengo ya kuridhisha mahitaji na kupata manufaa ni msingi wa maisha ya kijamii na kiuchumi kwani hupatikana karibu na jamii na kusaidia maisha ya kila siku maisha ya kila siku yamefanya duka kuwa sehemu muhimu sana watu hukaribia duka kupata chakula vifaa vya ofisi au bidhaa za kila siku huku wakipata huduma za moja kwa moja na ushauri kWa jinzi ya kutumia bidhaa fulani. Kwa jamii, duka huchangia uchumi wa eneo kwa kutoa ajira, kuwezesha biashara ndogo ndogo na kurahisisha upatikanaji wa bidha. Aidha, duka hutoa nafasi ya kuwasiliana na wateja. Kuelewa mahitaji yao na kuunda uhusiano wakijamii na wakibiashara. Hivyo duka ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku na maendeleo ya jamii kwa ujumla. hAdhari za duka ni pana na zinaonekana katika nyanja mbalimbali. Kijamii duka hutoa fursa ya kushirikiana kuimarisha mahusiano kati ya wafanyikazi na wateja na kuunda mshikamano wa ki jamii. Kiuchumi duka linachangia kuimarisha uchumi wa mtu binafsa na jamii kwa kutoa ajira, kuuza bidhaa na kuongeza mapato kwa wamiliki wa biashara. Kielimu duka hufundisha mbinu za biashara ujasiri mali na jinsi ya kushughulikia wateja kwa heshima na ufanisi. Kitamaduni maduka husaidia kuhifadhi mitindo ya kieneo ladha ya chakula na bidhaa zinazo husiana na tamaduni mbali mbali. Kwa hivyo duka ni chombo muhimu kinacho saidia maisha ya kila siku maendeleo ya kijamii na ukuwaji wa uchumi Mimi binafsi nimeona umuhimu wa duka kaita katika maisha yangu ya kila siku Kila nikienda dukani situ na pata bidhaa ni nazo hitaji bali pia najifunza jinsi ya kuwasiliana na wauzaji kuzingatia bei na kuchagua bidhaa bora kwa matumizi yangu dukani pia ninaweza kudhamini ubora wa bidhaa kupata ushauri wa jinsi ya kutumia bidhaa fulani na kuunda, uhusiano mzuri na wauzaji. Kwa hakika, duka kwangu siituma hali pa akununua. Bali ni darasa la maisha linalo ni fundisha mpangilio, uangalifu na mbinu za kutumia, mali kwa busara. Kupitia uzoefu wangu, nimejifunza kuwa duka ni sehemu yenye changamoto na fursa kwa wakati mmoja. Changamoto inaweza kuwa pale bidhaa. Pasipo bei zi na panda na huduma si za kuridhisha. Hata hivo, faida ni kubwa. Duka hutoa fursa ya kupata bidhaa muhimu kujifunza mbinu za kibiashara na kushirikiana na wengine. Duka linajenga nidhamu mpangilio na uwelewa wajinsi ya kushughulikia mali na mahitaji binafsi. Hii inafanya duka kuwa sehemu ya msingi katika maisha ya kilasiku. Si tu kwa ajili ya bidhaa bali pia kwa elimu ya maisha na uhusiano wa kijamii. Kwa mtazamo wa baadaye, duka litabaki kuwa sehemu muhimu ya ukuwaji wangu binafsi na wakijamii. Litaniwezesha kuongeza ufahamu kwa jinsi ya kuchagua bidhaa kuzingatia gharama na ubora na kuboresha umuhimu binu za kibiashara. Duka pia litaniwezesha kuelewa umuhimu wa huduma kwa wateja kushirikiana na jamii na kuendeleza nidhamu binafsi katika maisha. Kwa hakika, duka situ sehemu ya kununua bidhaa, bali pia ni darasa la maisha linalotufundisha mipangilio, nidhamu, ujasiri na ufanisi katika kufanikisha maisha yenye tija na maendeleo.

Mashariki ni mwelekeo wa kijografia unaoashiria upande ambao jua linachomoza kila asubuhi. Ni dhana ya msingi katika kuelewa mwelekeo wa dunia hali ya anga na ramani. Kwa kawaida mashariki huchukuliwa kuwa chanzo cha mwanga na mwanzo wa siku na mara nyingi, hudhaminiwa katika tamaduni, mbalimbali kama ishara ya matumaini, mwanzoni wa maisha au mwangaza unaokuja baada ya giza. Kwa maana hii, mashariki si tu, ni mwelekeo wa kijografia. Bali pia ni ishara ya mwendelekezo wa maisha na maendeleo ya binadamu. Maisha ya kila siku yamefanya mashariki kuwa sehemu muhimu ya utambulisho na mpangilio wa muda. Kila asubuhi jua linapochomoza, mashariki huchangia kuanzisha shughuli za kila mtu, kupanga ratiba za shule, kazi na shughuli za kijamii. Kwa jamii, mashariki hutoa mwongozo wa mwelekeo, ramani na kupanga shughuli za kilimo, ujenzi na usafiri. Aidha, mashariki huashiria mwanzo mpya. Ikiwa ni ishara ya matumaini, changamoto mpya na fursa ya kuboresha maisha. Kwa hivo, mashariki ni sehemu ya msingi wa mpangilio wa maisha na maisha ya kila siku. Athari za mashariki ni pana na zinaonekana katika nyanja mbalimbali. Jamii mashariki husaidia kupanga shughuli za pamoja, kufanya mikutano kwa wakati unaofaa na kushirikiana katika kazi au sherehe. Kiuchumi kuelewa mashariki ni muhimu kwa kilimo, ujenzi na usafiri kwani mwelekeo wa jua na upepo unahusiana na masharti ya kazi. Kielimu mashariki hufundisha wanafunzi kuhusu dunia, ramani nafasi ya sayari na uhusiano wa anga na maisha ya binadamu. Kitamaduni mashariki mara nyingi huchukuliwa kama ishara ya mwanga, mwanzo mpya au fursa, jambo linalochangia imani, utamaduni na maadili ya jamii. Hivyo, mashariki ni kipengele cha maisha chenye maana kubwa katika kuelewa mazingira na maisha ya binadamu. Mimi binafsi nimeona umuhimu wa mashariki katika maisha yangu ya kila siku. Kila asubuhi, kuona jua likichomoza mashariki kunanipa shauku, nguvu na matumaini ya kuanza siku kwa ari na nidhamu. Mashariki huniwezesha kupanga ratiba yangu kuamua ni lini niende shuleni au kazini na kuanzisha shughuli zangu kwa mpangilio unaofaa. Aidha, mashariki huashiria ya mwanzo mpya wa majukumu, changamoto na fursa. Jambo linalonifanya niwe makini na shauku ya kufanikisha kila hatua ya maisha yangu Kwa hakika mashariki kwangu ni zaidi ya mwelekeo. Ni ishara ya mwanga, matumaini na mwanzo mpya Kupitia uzoefu wangu nimejifunza kuwa mashariki si tu mwelekeo wa kijografia, bali ni darasa la maisha linalofundisha nidhamu, mpangilio na utayari wa kukabiliana na changamoto. Changamoto zinaweza kuhusiana na kutokufuata mwongozo wa muda au ratiba lakini masharti ya mashariki kutoa mwongozo wa kuanza siku kwa busara. Pia mashariki hufundisha umuhimu wa mwendo wa maisha kufuatilia fursa mpya na kuendeleza ari na motisha. Hii inafanya mashariki kuwa kipengele cha maisha chenye nguvu ya kubadilisha mtazamo, tabia na ufanisi wa kila siku Kwa mtazamo wa baadaye mashariki yatabaki kuwa sehemu muhimu ya ukuaji wangu binafsi. Kielimu na kijamii yatanisaidia kupanga maisha yangu, kuongeza motisha ya kila siku na kunipa mwanga wa kufanya maamuzi sahihi Mashariki pia yananifunza kudhamini mwanzo mpya, kuwa na shauku na kufanikisha malengo na kuona kila siku kama fursa ya maendeleo. Kwa hakika, mashariki si tu ni mwelekeo wa dunia, bali ni darasa la maisha linalonifundisha nidahmu, mpangilio, matumaini na maendeleo. Na ni kipengele cha msingi cha kufanikisha maisha yenye tija, furaha na mafanikio.

Baridi ni hali ya kimwili of kijografia inayo jitokeza pale joto la hewa maanzi au mwili linapo pungua sana. Ikisababisha hisia ya kupoosa mwili na mara nyingine kutafta joto. Baridi si tu hali ya asili pale pia ni dhana inausiana na hisia afya na maisha ya kila siku ya binadamu. Hali ya baridi inaweza kuwa ya kawaida kama katika msimu wa baridi au majira ya asubuhi au ya ghafla kama pale mtu anapokutana na hali ya hewa isiyotarajiwa baridi ni sehemu ya maisha inayohimiza binadamu kuwa makini kujiandaa na kuhimili hali mbali mbali za kimwili na kijamii. Katika maisha ya kila siku baridi ni jambo linaloguza kila mmoja. Baridi hufanya watu kuvaa nguo zinazofaa kutumia vifaa vya kupasha joto na kupanga shuguli zao ili kuepuka madhara. Katika jamii baridi huchangia kupanga maisha afya na shughuli za kijamii. Watu hushirikiana kuhakikisha kila mmoja anakabiliana na hali ya hewa kwa usalama. Haitha baridi mara nyingi huchangia ubunifu wa binadamu kwani inahimiza kutafuta suluhisho kama kupasha majengo. Kutumia vifaa vinavyo hifadhi joto na kupanga ratiba ya kazi Kwa hivo, baridi ni sehemu ya maisha isiyo weza kuepukika na yenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku adhari za baridi ni pana na zinaonekana katika nyanja mbali mbali kijamii baridi hubadilisha tabia za watu, husababisha familia kukaa karibu kushirikiani na kulinda kila mmoja Kiuchumi baridi huadhiri shuguli za kilimo, usafiri na biashara. Jambo linalo hitaji mpangilio na tahadhari ili kuepuka hasara. Kielimu baridi hufundisha mwanafunzi na mtu kuhusu, mabadiliko ya hali ya hewa. Adhari zake kwa mwili na mbinu za kujikinga. Tamaduni baridi mara nyingi huchangia kuunda mila na tamaduni za kuzingatia mazingira. Kuunda mavazi ya kipeke na kusherekea msimu kwa sherehe za kijamii. Hivyo baridi si tu hali ya hewa. Mbal ni kipengele chenye nguvu, kinacho changia maendelo kuelewa na ubunifu wa binadamu. Mimi binafsi ni nimejifunza umuhimu wa baridi katika maisha yangu ya kila siku. Kila asubuhi ni baridi napaswa kujiandaa kwa kuvaa nguo zinazo faa, kunywa vinywaji moto na kupanga ratiba yangu kwa busara. Baridi imenifundisha kuwa makini kudhamini joto la mwili na kuelewa jinsi mazingira yanavyo adhiri afya na hali ya kazi. Pia baridi hunitia moyo na kunishiriki. Kushirikiana na familia na marafiki kwa ni kushirikiana katika hali ya baridi kuna saidia kuboresha uhusiano na mshikamano Kwa hakika, baridi kwangu si tu hali ya hewa, mbali ni darasa la maisha linalo nifundisha uangalifu, mpangilio na mshikamano wakijamii Kupitia uzoefu wangu nimejifunza kuwa baridi ni changamoto, lakini pia ni fursa ya ukuaji Changamoto zinaweza kuhusiana na madhara ya kiafya kupoteza rasili mali au usumbufu katika shuguli za kila siku. Hata hivo baridi hufundisha nidhamu, ubunifu na mbinu za kufanikisha maisha kwa busara. Kupitia baridi nimejifunza kudhamini joto, kupanga mapema na kuzingatia afya yangu na ya wengine. Hii inafanya baridi kuwa sahemu ya maisha yenye umuhimu mkuu. Ikichangia afya mpangilio na usiano wa kijamii. Kwa mtazamo wa badaye, baridi baridi itabaki kuwa sehemu muhimu ya ukuwaji wangu binafsi na kijamii. Itanisaidia kupanga maisha yangu kwa busara kudumisha afya na kuimarisha mshikamano wa familia na marafiki. Baridi pia itanifunza kundhamini fursa za joto kutumia rasili mali kwa uangalifu na kuendeleza ubunifu katika maisha ya kila siku. Kwa hakika, baridi si tu hali ya hewa, mbali ni darasa la maisha linalo fundisha nidhamu, mpangilio, ubunifu na mshikamano. Kipengele cha msingi cha kufanikisha maisha yanye picha, afya na maendeleo.

Samaki ni mnyama wa majini mwenye uti wa mgongo ambaye huishi katika maji baridi au ya chumvi kama vile mito ziwa na bahari Kibayolojia samaki hutambuliwa kwa kuwa na mapenzi ya dhati na kuwa na magamba na mfumo wakupumua unaotegemea maini badala ya mapafu Kwa ujumla samaki ni miongoni mwa viumbe wa kwanza kabisa kuoenekana katika historia ya uhai duniani jambo linaloonyesha umuhimu wake katika miroro wa ekolojia katika maendeleo ya viumbe hai Zaidi ya kuwa kiumbe hai wakawaida majini samaki pia ni chakula asilimali ya uchumi na alama ya utamaduni katika jamii nyingi katika matumizi ya jumla, samaki hutumika kama chanzo muhimu cha chakula kwa binadamu kwa sababu unaproteini nyingi. Mafuta yenye afya na virutupisho kama vitamini na madini. Katika maisha ya kila siku, samaki huonekana sokoni katika mikahawa na majumbani katika sehemu ya mlo, wakawaida au washerehe. Jamii nyingi hasa zisizo karibu na maji makubwa kama maziwa na bahari hutegemea samaki kama chanzo. Cha kipato kupitia uvuvi na biashara. Hivyo, samaki anaunganisha mahitaji ya mwili uchumi wa familia na mahusiano ya kijamii kwa kuwa shughuli za uvuvi mara nyingi hufanya kwa ushirikiano na mshikamano. Kwa mtazamo mpana wa kijamii na kizami, samaki unampangu mchango mkubwa katika ajira na biashara. Sekta ya uvuvi huajiri maelfu ya watu kuanzia wavuvi wasindikizaji wa samaki hadi wauzaji sokoni katika viwanda vya kusindikiza chakula. Kiutamaduni samaki huwakilisha urithi wa jamii, za pwani na za kando kando ya maziwa ambapo, nyimbo, methali na mila zimejengwa ju ya maisha ya majini. Kielimu samaki hutumika kama mfano wakufundisha kuhusu ekolojia uhifadhi wa mazingira na wajibikaji wa binadamu kwa raslimali asilia. Kupungua kwa samaki hutokana na umvuvi, haramu na uchafuzi wa maji huleta athari kubwa kwa jamii. Si tu kwa njaa au kupungua kwa mapato bali pia kwa kuvunjika kwa mifumo ya kijamii na kitamaduni iliyojengwa juu ya raslimali hiyo. Kwa upande wangu binafsi, samaki amekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku tangu nikiwa mdogo nakumbuka nilivyokuwa nikimuona mzazi wangu akinunua samaki sokoni kwa uangalifu. Akiuliza. Bei na ubora kisha kuanda chakula kwa ustadi mkubwa nidhani. Mimi mwenyewe nimejifunza kupika samaki kwa njia tofauti kama kuchemsha kukaanga au kupiga vizuri kwa mchuzi. Na kila mara ninapofanya hivyo nahisi kama ninaendelea ninaendelezea desturi ya familia. Katika maamuzi yangu ya lishe. Mara nyingi kuchagua samaki kwa sababu na amini ni chakula kinachonipa nguvu na kunisababisha uzito na uchovu mwingi. Zaidi ya hilo, napotazama wavuvi wakirejea na nyafu zao. Na hisi heshima kubwa kwa kazi yao na kwa mchango wao katika kuhakikisha familia kama yangu, inapata chakula mezani. Samaki kwangu si chakula tu, pale ni kumbukumbu ya malezi, juhudi, za wazazi na mshikamano, wa jamii inayotegemea raslimali za asili. Kupitia uzoefu huu, nimejifunza kwamba samaki ananifundisha dhamani ya wajibikaji na shukrani. Changamoto ninazo kutana nazo na pamoja na kupanda kwa bei ya samaki na wakati mwingine upatikanaji mdogo. Jambo linalonifanya kutambua kuwa, raslimali si ya kudumu, bali kutunzwa. Nimehisi huzuni ninaposikia habari za uvuvi, haramu na uchafuzi wa maji kwa sababu najua hadhari zake. Si za mbali mbali sinaguza sahani yangu ya chakula na maisha ya watu wanaotegemea uvuvii. Hata hivo, kuna athari chanya pia kwa kuwa samaki hunifanya ni jali afya yangu zaidi na kufikiria kwa makini ni nacho kula kila siku katika mlo.

Yai ni zao la biolojia linalo totokana na ndege au wanyama fulani hasa kuku na hutumika kama chanzo muhimu cha uhai mpya pamoja na chakula cha binadamu Kimsingi yai lina sehemu kuu tatu ambazo ganda ute na nje unaoitwa ute mweupe na ute wa ndani unaoitwa kiini cha yai ambapo ndipo virutubisho vingi hukusanyika kibiolojia yai ubeba uwezo wa kuzaa viumbe kipya endapo litapandwa Lakini pia hubeba dhamana kubwa ya lishe kwa mwanadamu Kwa maana hiyo yai si chakula cha kawaida tu mbali ni alama ya uhai mwanzo mpya na muendelezo wa maisha katika maamuzi ya jumla yai hutumika sana katika mapishi mbalibali kama vile kuchemshwa kukaangwa au kuchanganywa katika chakula kama keki au mikate katika maisha ya kila siku yai ni chakula kinachopatikana kwa urahisi na kwa gharama nafuu ukilinganisha na vyakula vingine vya protini jamii nyingi huliona yai kama chakula cha msingi kwa watoto, wagonjwa au watu wanao hitaji nguvu kwa haraka kwa sababu lina protini mingi na virutubisho muhimu kwa mwili yai lina uhusiano wa karibu sana na afya ya jamii lishe bora na udhabiti wa maisha ya kila siku kwa mtazamo mpana wa kijamii na kiuchumi, yai lina nafasi kubwa katitka uchumi wa familia na wa taifa Ufungaji wa kuku kwa ajili ya mayai hutoa ajira kwa watu wengi kuanzia wafungaji wadogo wa vijijini hadi wafanya biashara wa masoko na mijini Kitamaduni yai mara nyingi huchukuliwa kama ishara ya mwanzo mpya na matumaini. Hasa katika hadithi, methali na mila zinazo husisha uzazi na uhai Kielimu yai hutumika kufundisha masomo ya sayansi kuhusu ukuaji wa viumbe hali na mchakato wa uzazi. Hata hivo, changamoto kama magonjwa ya kuku gharama za chakula cha mifugo na mabadiliko ya bei sokoni huadhiri upatikanaji wa mayai. Jambo linalo onyesha jinsi chakula hiki kinavyo husiana kwa karibu na maswala ya uchumi na ustawi wa jamii kwa ujumla Kwa upande wangu binafsi, yai limekua sehemu ya maisha yangu tangu utotoni. Nakumbuka nilivyokuwa ni kiandaliwa mayai asubuhi kabla ya kuenda shule. Yakinipa nguvu na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na siku mpya. Hadi leo yai ni chakula ninacho kitegemea sana kwa sababu nirahisi kupika na kuna nisaidia kuokoa muda ninapo kuwa na ratiba yenye shughuli mingi. Katika maamuzi yangu ya lishe, mara nyingi nachagua kula yai badala ya vyakula vizito kwa sababu hunifanya nijiskie mwepesi lakini nimeshiba vya kutosha Pia nimejifunza kuhusiana kuhusisha yai na nidhamu ya maisha kwa kuwa lina nifundisha umuhimu wakuzaa matokeo makubwa. Kama vile jinsi yai ndogo linavyoweza kuleta kiumbe hai au chakula chenye nguvu nyingi. Kupitia uzoevu wangu na matumizi ya yai katika maisha ya kila siku nilijifunza dhamani ya unyenyekevu na uvumilivu Changamoto ninazo kutana nazo nipamoja na kupanda kwa bei ya mayai au wakati mwingine kuyakosa kabisa sokoni Hali inayonifanya nione jinsi chakula hiki kinavyo dhaminiwa licha ya kuonekana cha kawaida nimehisi furaha ninapo fanikiwa kuandaa chakula vizuri kwa kutumia yai pekee Kwa sababu hunikumbusha kuwa ubunifu na shukrani vinaweza kubadilisha kitu kidogo kwa chanzo cha kuridhika Kwa upande mwingine, nimejifunza pia kwamba matumizi yasio ya busara ya rasilimali kama mayai yanaweza kusababisha upungufu kwa wengine. Jambo linalo nifanya nifikirie zaidi juu ya usawa na uajibikaji katika matumizi ya chakula. Faida kubwa niliyopata ni kujenga mtazamo wa kudhamini kile nilicho nayo na kutambua kwamba hata chakula kidogo kinaweza kuwa na athari kubwa katika afya ya hisia za mtu. Kwa mtazamo wa baadaye, ninaona yai kama ishara ya matumaini na mwanzo mpya katika maisha yangu. Umuhimu wake katika ukuaji wangu binafsi unaonekana katika jinsi linapoadhiri mtazamo wangu wa maisha.

Saladi ni chakula kinacho tengenezwa kwa kuchanganya mboga mbichi au zilizopikwa kidogo. Mara nyingi pamoja na matunda viungo au vinywaji laini kama mafuta ya kupikia na limao. Ili kupata mchanganyiko wenye ladha na virutubisho. Kimsingi saladi utambulika kwa kuwa chakula chepesi. Kinacho lenga kuifadhu ubora wa asili wa chakula kinavyotumia kuharibiwa na upishi wake wa muda mrefu. Kwa mtasamo walishe, salade ni chanzo, muhimu wa vitamin, madini na nyuzinyuzi, ambazo husaidia mwili kufanya kazi kwa ufanisi. Zaidi ya kula chakula cha kawaila, saladi kubeba maana pana inayohusishwa na afya mpangilio wa ulaji na mtindo wa maisha unaojalimwili na mazingira katika matumizi ya jumla, saladi kutumiwa kama mlo kamili au kama kiambatanisho cha vyakula vingina kama vile, wali, viazi au nyama katika maisha ya kila siku, watu wengi uchagua saladi wanapotaka chakula kisicho na mafuta mengi au wanapotaka kubadilisha ratiba yao ya mlo ili kuleta usawa wa lisha. Jamii kwa ujumla uyiona saladi kama ishara ya ulaji bora na kujali afya hasa katika nyakati ya ambazo magonjwa yanayotakana ulaji ambayo yameongezeka Kuanzia hivi, saladi uunganisha mahitaji ya mwili mtazamo ya kizazi kuhusu afya na juhudi za mtu binafsi kujitunza katika mazingira ya yanayobadilika. Kwa mtazamo mpana wa jamii na kiuchumi, saladi inahabari inayohusu sekta ya kilimo, biashara na afya ya elimu. Kilimo cha mboga, kilimo cha mboga na matunda kinachochewa na mahitaji ya saladi kuongeza ajira kwa wakulima, wauzaji wa masoko na wasindikizaji wa vyakula. Kitamataduni saladi imeanza kuchukua nafasi muhimi katika sherehe, mikusanyiko ya familia na migahawa. Ikionyesha mabadiliko ya mitazamo kuhusu chakula kutoka vyakula vizito vya chadi kwenda vyakula vya vyepesi vya kisasa. Kielimu, saladi kutumika kama mfano wa kufundisha kuhusu umuhimu wa lishe bora. Usafi wa chakula na uhusiano kati ulaji na afya ya mwili. Hata hivo, changamoto kama gharama ya mboga katika misimu fulani, upatikanaji mdoga wa vyakula safi katika baadhi ya eneo na ukosefu wa maarifa sahihi kuhusu maandalizi ya saladi kuwaathiri matumizi yake kwa kiwango kikubwa. Athari hizi zinaonyesha kuwa saladi si chakula, bali pia ni kiashiria ch ahali ya uchumi, elimu na maendeleo ya jamii kwa ujumla Kwa upande wangu binafsi, saladi imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu imenisaidia kudhubiti mtindo wangu wa ulaji na kunifanya nijisikia mwepesi, kiafya na kiakili. Mara nyingi kuandaa saladi yangu kwa kuchanganya nyanya, matango, karati na wakati mwingine matunda kama parachichi au tofaa. Kisha naongeza limao kidogo ili nipate ladha, usafi na enye kuvutia. Ninapo kula saladi, unahisi kama ninabufanya mwili wangu. Heshima kwa kumpa kile anachoitaji, badala ya kile anacho kitamani tu. Katika matumizi yangu ya kila siku, saladi unifanya niwe makini zaidi kuhusu. Ninacho nunua sokoni na ninacho pika nyumbani. Saladi ni chakula kinacho tengenezwa kwa kuchanganya mboga mbichi au zilizopikwa kidogo. Zaidi ya hilo, saladi imnisaidia kujenga nidhamu ya kula kwa wakati na kwa kiasi. Jambo linalonifanya nijione kama mtu, anayejitambua na anayechukua hatua ndogo lakini ni za maana katika kumjaji Kupitia uzoefu wangu na saladi, nimejifunza kwamba mabadiliko madogo kama katika ulaji yanaweza kuleta matokeo makubw katika mwili na hisia changamoto ninazo kutokana nazo ni pamoja na kuchoka ladh ya aina moja ya saladi au wakati mwengine kukosa muda wa kuandaa kwa uangalifu zaidi.

Nimefurahi kukutana nawe ni kauli ya heshima na hisia chana inayotumika kuonyesha furaha, ukarimu na nia njema pale mtu anapokutana na mwingine. Kwa mara ya kwanza au baada ya muda mrefu Kimsingi kauli hii hubeba maana ya kudhamini uwepo wa mwenzako na kuonyesha kuwa kukutana naye ni tukio lenye dhamani kwako kusema antiki, maneno haya huunganisha furaha ya ndani na kitendo cha kijaamii cha kukutana. Hivyo kuhifanya kauli hii iwe zaidi ya salamu ya kawaida bali iwe uchumbo wa kihisia unaojenga uhusiano. Katika matumizi ya jumla, kauli nimefurahi kukutana nawe hutumika katika mazungumzo ya kila siku. Mikutano rasmi, mazingira ya kazi au mauhusiano ya kirafiki. Ni kauli inayosaidia kufunza ukimya, kuondoa hofu ya awali na kueka msingi mzuri wa mawasiliano. Katika jamii, hutambulika kama ishara ya adabu na malezi bora kwa kuwa humfanya anayesikizwa anajihisi kukubalika na kuheshimiwa. Hivyo, kauli hii inauhusiano wa karibu sana na maisha ya kila siku kwa sababu huadhiri namna watu wanavyoanzisha mauhusiano. Kushirikiana na kujenga uaminifu katika mazingira mbalimbali ya kijamii Kwa mtazamo mpana wa kijamii na kitamadumi, kauli nimefurahi kukutana nawe huchangia katika kujenga mshikamano na kupunguza mpasuko kati ya watu katika jamii zinazo thamini mawasiliano ya ana kwa ana. Kauli hii huwa chombo cha kuimarisha urafiki Ushirikiana wa kikazi na hata mauhusiano ya kifamilia Kiuchumi inaweza kuonekana kuwa ni mchango usio wa moja kwa moja kwa sababu hujenga mazingira mazuri ya mazungumzo katika biashara na kazi, hali inayoweza kuleta mafanikio katika makubaliano na ushirikiano. Kielimu, kauli hii huwasaidia wanafunzi na walimu, kujenga na uhusiano wa kirafiki unaorahisisha kujifunza. Kwa jumla, maneno haya yanaonyesha jinsi, lugha rahisi inaweza kuwa na athari kubwa katika kuunda hali ya amani, heshima na kuelewana katika jamii. Kwa upande wangu binafsi, kauli nimefurahi kukutana nao, imekuwa sehemu ya tabia yangu ya kila siku. Ninapokutana na watu wapya au ninaporejea kukutana na marafiki baada ya muda. Kila ninapoitamka nahisi kama ninafungua mlango wa mawasiliano kwa upole na heshimu. Na mara nyingi naona mwitikio chanya kutoka kwa yule ninae mwambia. Katika maisha yangu ya kila siku, kauli hii hunisaidia kuondoa wasiwasi kwa mwanzo ninapokuwa katika mazingira mapya kama kazini, shuleni au katika mikutano ya kijamii ninapotamka maneno haya najiona kama mtu anaye jitahidi kujenga daraja kati yangu na wengine badala ya kuweka ukuta wa ukimya Zaidi ya hilo, nimegundua kuwa kauli hii hunisaidia kubadlisha hali ya mazungumzo kutoka hali ya kigeni au tahadhari kwenda hali ya urafiki na uwazi Kwa kufanya hivyo ninahisi kama ninachangia katika kujenga mazingira yanayoruhusu watu kuzungumza kwa uhuru. Kushirikiana kwa urahisi na kuanza mahusiano mapya kwa msingi wa heshima na furaha. Kupitia matumizk ya kauli nimefurahi kukutana nawe. Nimejifunza kuwa maneno madogo yanaweza kubeba uzito mkubwa wa kihisia. Changamoto niliokutana nayo ni wakati mwigine kuhisi kuwa kauli hii inaweza kuonekana ya kawaida sana na ya kimasomo hasa inaposemwa bila hisia za kweli. Hilo limenifanya, nijifunze kuwa si maneno pekee yanayohesabika, mbali pia sauti, uso na nia ya moyoni, inavyofanya ujumbe hufike kwa nguvu. Nimehisi furaha kubwa ninapoona mtu akitabasamu au akilengea baada ya kusikia maneno haya. Kwa sababu uthibitisha kuwa lugha inaweza kuwa daraja la kuunganika mioyo ya watu. Hata hivo, nimejifunza pia kuwa kauli hii inahitaji uhalisia. Kwani ikitamkwa bila dhati inaweza kupoteza maana yake na kuwa maneno matupu. Faida kuu niliyopata ya kwa haya ni mengi sana.

Bila shaka ni kauli ya Kiswaili inayotumika kuonyesha uhakika ya akini na kukubaliana kwa msimamo thabiti bila mashaka Kimsingi maneno haya humaanisha kuwa jambo fulani linachukuliwa kuwa la kweli na la au linaaminika kikamilifu bila kuhitaji uthibitisho wa ziada Kimaana bila shaka huondoa hali ya kusitasita na kuweka msimamo wazi katika mawasiliano Hivyo kumfanya msemaji aonekane mwenye uhakika wa kile anachokisema. Kauli hii pia hubeba hisia ya kujiamini na uthabiti wa fikra. Jambo linaloifanya iwe muhimu katika mazungumzo ya kila siku na katika maandishi rasmi na ya kawaida. Katika maamuzi ya jumla bila shaka hutumika kuthibitisha kauli kujibu maswali kwa yakini au kusisitiza maoni binafsi. Katika maisha ya kila siku, mtu anaweza kusema bila shaka anapoulizwa kuhusu jambo analolifahamu vyema na analoliamini kwa dhati. Katika jamii, kauli hii huchukuliwa kama ishara ya mtu anayesimama kwa msimamo wake na asiye na hofu ya kuonyesha anachukia nini. Hivyo bila shaka ina uhusiano wa karibu sana na mawasiliano ya kijamii kwa sababu hujenga mazingira ya waaminifu uwazi na uthibitisho wa hoja miongoni mwa watu wanaozungumza na kushirikiana. Kwa mtazamo mpana wa kijamii na kielimu, bila shaka huchangia katika namna watu wanavyounda hoja, wanavyoshawishana na wanavyofanya maamuzi. Katika mazingira ya elimu mwanafunzi au mwalimu anapotumia kauli hii. Huonyesha kuwa ana uhakika na anachosema. Jambo linaloweza kuongeza imani ya wasikilizaji. Kiuchumi na kijamii bila shaka inaweza kuonekana kama chombo cha kujenga. Ujasiri katika biashara mikataba na mazungumzo muhimu. Kwa sababu huashiria kuwa msemaji yuko tayari kusimama na uamuzi wake. Hata hivyo matumizi yake yasiyo ya busara yanaweza kuleta athari hasa pale mtu anaposema bila shaka kuwa na maarifa ya kutosha hali inayoweza kusababisha upotoshaji au kuaminika kwa mambo yasiyo sahihi. Kwa hiyo, kauli hii ina uzito mkubwa kijamii kwa kuwa huathiri namna ukweli unavyowasilishwa na kupokelewa. Kwa upande wangu binafsi, kauli bila shaka imekuwa sehemu ya mtindo wangu wa kuzungumza na kufikiri. Ninapohitaji kuonyesha msimamo wangu. Katika maisha yangu ya kila siku, ninapokutana na maamuzi muhimu mara nyingi kujitafakari. Kwanza kabla ya kusema bila shaka ili kuhakikisha kuwa ninaelewa ninachozungumzia. Ninapoitumia kauli hii huhisi kama ninajipa nguvu ya ndani ya kusimama na mawazo yangu na kutoogopa kuyatetea kwa heshima. Katika mahusiano yangu na watu wengine, bila shaka hunisaidia kuwasilisha ujumbe wangu kwa uwazi na kunifanya nioenekane mtu anayejiamini. Jambo linalonisaidia kuimarisha mawasiliano na kuondoa sintofahamu. Pia nimegundua kuwa ninaposema bila shaka katika nyakati zinazofaa. Hujenga imani kati yangu na wale wanaozungumza nao. Kwa sababu wanaona kuwa siongei kwa kubahatisha bali kwa kuzingatia ninachokiamini kuwa kweli. Kupitia uzoefu wangu nimejifunza kwamba bila shaka ni kauli yenye nguvu ambayo inahitaji busara katika matumizi yake. Changamoto niliyokutana nayo ni wakati mwingine kuhisi. Msukumo wa kusema bila shaka ile kuonana, kuonekana nina uhakika mbele ya wengine. Hata pale ampapo bado nina mashaka ndani yangu. Hali hii ilinifundisha umuhimu wa kutofautisha kati ya kujiamini na kujifanya najua kila kitu. Nimehisi faraja kubwa ninapotumia kauli hii kwa kuwalisia kwa sababu hunipa amani ya ndani na kunifanya nijione kama mtu anayejitambua na anajiheshimu kweli. Hata hivyo nimejifunza pia kuwa kusema bila shaka kunapasa kuambatana na wajibikaji. Kwa kuwa maneno yangu yanaweza kuathiri maamuzi ya wengine. Athari chanya ninayoiona ni kuongezeka kwa heshima na uaminifu katika mawasiliano yangu. Ilhali ya athari sasa inaweza kujitokeza ninapoitumia.

Habari yako ni kauli ya salamu inayotumia katika lugha ya kiswahli kuuliza hali ya mtu mwingine kwa njia ya eshima na ukarimu Kimsingi haa kauli hii umanisha kuuliza kuhusu afya isia na muenendo wa maisha ya mwenzako kwa ujumla Kimaana si swali la chujutu pale ni ishara ya kujali kutambua uwepo wa mwingine na kuanzisha mawasiliano yenye msingi wa utu habari yako ubeba dane ya mshikamano wa kijami kwa kuwa uonyesha kuwa mawasiliano ayaanzi tu kwa maneno bali kwa nia ya kunganisha watu kihisia na kijami katika matumizi ya jumla habari yako utumika kama salamu ya kuanga katika masungumzo ya ana kwa hana kwa simu na ata katika maandishi katika maisha ya kila siku kauli hii utumiwa na watu wa rika na masingira tofauti kama daraja la kwanza, masungumzo au kuonyesha eshima kwa yule anayesalimiwa. Jami nyingi huiona salamu hii kama sahemu ya adabu na malezi mema kwa sababu uweka mazingira ya mazungumzo yenye utumifu na ukarimi. Kwa njia hii habari yako inauhusiano wa karibu sana na mausiano ya kijani. Kwa kuwa ujenga msingi wa uaminifu urafiki na maelewano kati ya watu. Kwa mtasamo mpana wa kijami na kitamaduni, habari yako ujangia katika kudumisha mshikamani na kuimarisha utambulisho. Kwa jami sinazotumia kiswaili kama chombo cha mawaziriani. Kauli hii uonyesha chinzi lugha inavyoweza kuwa nyenzo ya kueneza madili ya utu, uruma na kujali hali ya mwingine Kiuchumi na kielimu habari yako inaweza kutokana kama mwanzo wa masungumzi. Inayoweza kuleta ushirikiano, maelewano kasini na uraisi wa kujifunza darasani kwa sababu uondoa hofu na ukimya. Hata hivyo, mabadiliko ya mitindo ya maisha na matumizi ya teknolojia husaidia sana katika kuonyesha jinzi habari yako inavyotumika. Kwa upande wangu pinafsi habari yako ni kauli ninayotumia kila siku ninapokutana na watu mbali mbali katika mazingira tofauti ya maisha. Napo mwambia mtu habari yako huwa siulizi kwa mazoea tu. Bali kwa njia ya kujua anavyoendelea na kile anachopitia. Katika maisha yangu ya kila siku salamu hii unisaidia kufungua masungunzo kwa upole na kunifanya nijisike karibu na wale naokutana nao. Nimegundwa kuwa mara nyingi mtu anapochipiwa kwa sauti ya utulifu na tapasamu masungumzo uwa mepesi na enye uwelewano zaidi. Habari yako pia unifanya nijifunze kusikiliza kwa sababu unapouliswa swali hili uanda akili yangu kupokea machipu na kuelewa hali ya mwingine badala ya kusungumza tu pila kuzali. Kwa njia hiyo, salamu imekuwa sehemu ya tabia yangu ya kuonyesha heshima na kuchenga uhusiano ya kirafiki na ya kikazi. Kupitia usoefu wangu wa kutumia kauli ya abari yako. Mejifunza kuwa manena raisi yanaweza kuwa na uzito mkubwa wa kihisia. Changamoto ninazokutana nazo ni pale ninapouliza salamu hii na kukutana na mtu asie tehari kueleze hali yake au anayechipu kwa haraka pila kuwanyesha isia. Jambo linalonifanya nitambue kuwa si kila mtu yuko tehari kufungua moyo wake. Hali hiyo imenifundisha kuwa kuuliza abari yako kuna itaji uvumilivu na uwelewa wa mazingira ya mwenzako. Nimehisi furaha ninapomkuta mtu anayefurai kumsalimia na kunielezea kwa ufupi au kwa undane anavyoendelea. Kwa sababu unifanya nijione kama sahemu ya maisha yake hata kwa muda mfupi. Wakati mwingine nimegundua pia kuwa salamu hii inaweza kufungwa mazungumzo kuhusu changamoto au furaha za mtu. Jambo linalonifanya nihisi kuachipika na kumsikiliza na kumpa moyo pale anapobidi. Atari chanya ninayoiona na kuimarika kwa mausiano yangu na watu wanaonisunguka. Ilhari atari hasi inaweza kuchitokesa pale salamu hii inapotamukua pila izia za kweli na kupaki kuwa neno la mazoa tu. Faida niliopata ni kuuelewa abari ya mtu la.

Asubuih ni sehemu ya mwanzo wa siku inaitokea baada ya usiku kuhisha na kabla ya mchana kwanza. Na uambatana na kuchomosa kwa jua au mwanga wa kwanza wa alfajiri. Kimsingi asubuhi wa shiria mwanzo mpya wa shughuli sa binadamu na viumbe wengine. Ambapo mwili na akili uanza kujianda kwa kasi za siku mzima. Kimana asubuhi ubeba ndani ya kuamuka kwanza upya na kupata nafasi nyingine ya kupanga na kutekelesa majukumu ya maisha Hivyo asubuhi sikipindi cha muda tu bali ni alama ya mwanzo matumaini na mpangilio wa maisha ya kila siku katika matumisi ya jumla asubui utumiwa kama muda wa kuanda mwili na akili kwa shughuli mbali mbali kama kazi masomo na majukumu ya kifamilia ni wakati ambao watu wamuka kuoga kula kifungua kinywa na kupanga ratiba ya siku. Katika jamii asubui uchukudua kama kipindi chane damu na wachipikazi kwa sababu na mna mtu wanafionza siku yake mara nyingi uathiri matokeo ya kila siku. Kwa hiyo asubui inawusiano wa karibu na maisha ya kila siku kwa kuwa uamua kasi mwelekeo na hali ya hisia ya mtu katika shughuli zake zote. Kwa mtasamu mpana wa kijamii na kichumi, asubui ni msingi wa usabishaji na maendele. Jamii nyingi upanga shughuli sawa kuu kuanzia asubuhi kama vile kufungua ofisi, masoko, shule na viwanda. Jambo linaloonyesha kuwa kipindi hikindicho kinacho anzisha msunguko wakasi na uchumi pasiku. Kiu tamaduni asubuhi mara nyingi kwa mbatana na salamu za heshima maombi au tafakari. Hali inayeonyesha kuwa mwanzo wa siku utazamu kwa wakatu wa kuchisafisha kiakili na kuchiweka katika kimadili. Kielimu wanafunzi uanza masomo ya asubui wakiwa na akili igio tulifu na wezo mkubwa kupokea marifa mapi. Hata ivyo asubui pia uonyesha tafauti za kijamii kwa kuwa si kila mtu uanza siku katika mazingira sao. Wengine uamuka mapimu kwa kasi nzito na wengine uwanza kwa taratibu kulingana na hali ya maisha yao. Kwa hiyo, hasubui uwakisi kwa upana hali ya jani. Fati pasi zaki, uchumi na maadili ya nidhamu na chuhudi. Kwa upanda wangu binafusi, asubui imekuwa kipindi muhumu sana katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu ndiyo uamua chinzi siku yangu itakapi okua. Napo amuka asubui mara nyingi na isi kama nimepewa nafasi, pia ya kufanya mambo kwa njia bora kuliko jani. Hwa naanza kwa kujitayarisha kimwili na kiakili. Nikijiulifa ni mambo gani muhimu nayopaswa kufapanya siku hiyo na nivipaombele fitu finafi yopaswa kueka beri. Asubui ulipa utulifu wa mawazo kabula kilele za shuguli za siku hasijanza. Jambo linalonifanya niweze kufikiria kwa kina na kupanga atua zangu kwa busara. Napo fanukiwa kwanza asubui yangu kwa utaratipu mzuri kama file kwa muka mapema kula kifungua kinyo na kujitenga kwa muda mfuku. Kutafakari na isi kama nimejitengia, msingi imara, wasiku nizema. Kwa upanda mwingine napo tumia kibaya asubui yangu kwa kuchelewa kuamka au kukosa mpangilio. Kwa naona adhari zake katika kupungua kwa umakini na kuongezeka kwa haraka ya kufanya mambo pila mpango. Hivyo, asubuhi kwangu si muda wakawaida tu. Bali nikipindi cha kuchipima, kuchipanga na kujitengelezea. Hali ya ndani itakayo niwesesha kukabiliana na changamoto za siku. Kupitia usoefu wangu na asubuni, nimejifunza kwa amba mwanzo wa siku unanguvu kubwa kuliko ninafiodani. Changamoto kubwa ni naya kutana na yoni mbapambano ya kwa amka mapemo. Hasa pale usingisi unapu kwa mzito na hali ya hewa, unapu kwa baridi. Lakini kila ninaposhinda, hali hiyo nehisi kama nimejishindia mwenye. Imegundua kuwa asubui, napo nikuta nikiwa ya nidhamu na mpangini. Isia zangu huwa tulifu na mtasamu wangu kwa siku huwa chanya zaidi.

Hongera ni kauli ya kiswaili inayotumika kuonyesha pongezi shukrani au furaha kwa mafanikio au tukio chanya la mtu mwingini. Kimzingi, neno hili ubeba dana ya kuthamini chitihada mafanikio na hata nzuri sinasofanywa na mtu na mara nyingi utumika kutoa moyo na kuhimiza tabia mzima. Kimaana hongera si maneno tu bali ni ishara ya kudhatmini kusherehekea na kuunga mkono wengine. Jambo linalo imarisha usiano wakijamii na isia za mshikamana na wanadamu. Katika matumisi ya jumla, hongera hutumika hata katika afla mbali mbali kama file sherehe za shule kufanikisha kazi kusaliwa kwa mtoto au pale mtu anapopata mafanikio kazini au kipinafsi. Katika maisha ya kila siku, neno hili uipua hisia za furaha kuridika na kuhimiza mtu kuendelea kufanya vizuri. Jamii huchukulia hongera kama sahemu ya malezi mema na maadili mazuri kwa sababu hutenga mazingira ya kushirikiana kudhamini chitihada za wengine na kugusa mshikamano wa kijamii. Kwa njia hii kauli ya hongera inauhusiano wa karibu na maisha ya kila siku kwani inachangia kujenga moyo wa kushirikiana, ku heshimiana na kusherehekea mafanikio madogo na makubwa. Kwa mtasamo mpana wakijamii kiuchumi na kielimu, hongera inaathari kubwa katika kugusa motisha za na utamaduni wa kufanya vizuri. Katika shule kwa mfano, walimu anapo mshukuru mwanafunzi kwa kazi nzuri au kuchitahidi, uchochea hamasa ya kujifunza na kuendelea kufanya bidii. Kiuchumi hongera inaweza kuonekana katika utamaduni wa biashara pale wafanya kazi wanapo shugulikiwa na mafanikio au chuhudi zao. Jambo linalo ongesa ufanisi na umoja kazi. Ki utamaduni kupongeza mtu ni sehemu ya kujenga, jamii yenye mshikamano na heshima. Ambapo kila mtu anajua chitihada zake, zinathaminiwa. Hata hivo changamoto ni pale, ongera inapo tumika pila dati. Kwa mfano kama maneno ya kawaida, tu pila isia halisi. Ambayo mtu upunguza nguvu yake motisha na kuonekana kama ya udanganyifu. Hivyo, kauli ya Hongera si tu salamu ya furaha, pali pia ni chombo cha kudumisha maadili mshikamano na motisha katika jamii. Kwa upande wangu pinafisi, Hongera imekua neno lenye ngufu sana katika maisha yangu ya kila siku. Mara nyingi hutumika katika familia shule na miungoni mwa marafiki, pale mtu anapo fanikisha jambo flani au kushinda changamoto. Napo sema hongera huhisi kama ninaeneza furaha na kuunga mkono kuntu. Na mara nyingi huwa naonyesha pia heshima na ukarimu. Katika maisha yangu, neno hili linanifanya niwe makini zaidi kupongeza kwa dati si kwa maneno tu. Bali kwa muendo wa tabia. Kama kushirikiana na mtu kutoa msaada kidogo au kusherehekea mafanikio yake. Nimegundua kuwa hisia ni zinaso huziana na hongera hazipungui kwa yule anapopewa tu. Pali pia hunipa furaha ya kuridika pinafsi kwa kuwa uchangia kueneza kwa furaha na mshikamano. Kupitia uzoefu wangu nimejifunza kwamba hongera ni chombo chenye nguvu cha kuimarisha usiano na binadamu na kujenga motisha. Changamoto ninazo kutana naso ni pale mtu anapokosa kukubali pongezi au anapo jisikia kuwa pongezi nila kawaida tu. Jambo linaloweza kupunguza athari chanya. Hata hivo nimejifunza kuwa kupongesa kwa dhati na kwa wakati. Unaofaa uweza kubadilisha tabia kuongeza juhudi na kuunda mazingira chanya ya kijamii. Isia ninazo pata ni za furaha kuridika na mshikamano wa kati. Ninapo shuhudia wengine wakifanikisha jambo na kuweza kuwapongeza kwa moyo wadhati. Hathari chanya ninayoiona ni motisha ya kuendelea kufanya vizuri na kujenga usiano dhabiti na watu. Ilhali Hathari hasi inaweza kujitokesa pale. Hongera inapo semwa pila hisia au kwa sababu ya ofu ya kudihirisha ushawishi wa mtu. Faida kubwa nilio pata ni kuelewa kuwa maneno madogo kama hongera yanaweza kuunda tafauti kubwa katika maisha ya watu na jamii kwa ujumla.

Mawingu ni umbo la mfua au mfuke wa maji uliochanganya hewani Likiunda kutokana na mchanganyiko wagesi, unyefunyevu na mfungi. Kimsingi mawingu ni sehemu muhimu ya hanga la dunia Nikihusiana moja kwa moja na hali ya hewa, mzunguko wa maji na undaji wa mvua au mfuke Kimaana mawingu si tu hidhaa ya mchakato wa kijografia bali pia ni ishara ya mabadiliko ya anga Ikionyesha mabadiliko ya hali ya hewa na uwesekano wa mvua au jua, jambo linaloadhiri maisha ya binadamu, wanyama na mimea. Katika matumisi ya kila siku neno mawingu utumika kuelezea hali ya hanga neno ma Kuwashiria mfuwa inayeweza kunyesha na kuelezea hisia za mfuwa na unyevu. Kwa mfano mtu anaweza kusema mawingu yametanda au angalia mawingu kuna mfuwa. Ili kuashiria hali ya hewa au kupanga shughuli za nje. Katika maisha ya kila siku, mawingu huchangia kupanga shughuli kama kilimo, usafiri au micheso ya nje. Jamii huchukulia mawingu kama alama ya mabadiliko ya hali ya hewa. Ambapo ukubwa rangi na unyefu-nyefu. Wa mawingu utabiri mfua na njua kana. Hivyo, neno mawingu linausiano wakaribu na maisha ya kila siku kwa sababu huadhiri ratipa shughuli na mtasamo wa binadamu. Kwa mtasamo mpana wakijamii kiuchumi, neno hii kitamaduni mawingu uchangia katika kujenga mazingira ya maisha na utamaduni wa binadamu. Kiuchume mfua inayotokana na mawingu inamaana kubwa kwa kilimo hifadhi ya maji na uendelefu wa rasilimali za asili jamii sinazo husiana na kilimo huelewa dhamani ya mawingu kama ishara ya hali ya mafuno au ukame jambo linaloathiri mipango ya usalishaji na usambazaji wa chakula Kielimu mawingu utumika kama mfano wa msunguko wa maji, hali ya hewa na sayanzi ya anga Jambo linalowasaidia wanafunzi kuelewa husiano kati ya dunia na hanga Kitamaduni mawingu mara nyingi uingizwa kwenye methali, nyimbo au adithi wakionyesha hisia kama usuni, furaha na matumaini. Kwa mchipu warangi na mfua inayokuja Hata hivyo changamoto ni pale mawingu yanapobadilisha hali ya hewa ghafla. Kuadhiri shughuli sa binadamu, pila onyo jambo linalohitaji tahadhari na maandalizi. Hivyo mawingu ni sehemu ya maisha ya kila siku, yenye uzito mkubwa, kijamii kiuchumi na kielimu. Kwa upande wangu pinafsi, mawingu yamekua sehemu ya kumbukumbu, hisia na uzoevu wangu wa kila siku. Ninapoona mawingu meusi ya kijitokesa hangani, huhisi mabadiliko ya hanga na mara nyingi, ujitahidi kupanga shughuli zangu ili kuendana na hali hiyo. Nimegundua kuwa mawingu mara nyingi umifanya ni tafagari. Hususan, pale mfuwa inapokuwa inanyesha au inapokuwa inaanza kunyesha. Kwa mfano, ninapokuwa shuleni au nyumbani, kuona mawingu kuna nifanya ni punguze mwendo wa shughuli sisiso na dharura na kuzingatia upya ratipa yangu. Pia mawingu unisaidia kuelewa mpangilio wa kawaida wa maisha, kama file mabadiliko ya hewa yanavyohusiana na mzunguko wa siku na majira. Hisia ninazopata ni utulifu furaha kidogo na mara nyingine, tafakari ya ndani pale nikiwa na mawingu. Angani, jambo linalo nifanya niwe na mtasamo wa kutulia na kuzingatia kile kinachofwata katika maisha yangu. Kwa upande mwingine, mawingu meusi uleta woga kidogo au tahathari pale mfua inaweza kwa athiri mpango yangu. Jambo linalo nifundisha kuwa maisha yanaitaji kuzingatia mazingira na mabadiliko yanayojitokeza. Kupitia usoefu wangu na mawingu nimejifunza kwamba ni muhimu kutambua mabadiliko ya mazingira na jinsi yanavyofi ya atiri maisha ya kila siku changamoto ni pale hali ya hanga ubadilika kabla kutokana na mfua au mawingu meusi Jambo linaloitaji nidhamu na maandalizi Hata hivyo mawingu pia uleta isia za matumaini kwani mfuwa inayofuata uimarisha maisha ya mimea ikionyesha mzunguko wa maisha unaoendelea.

Iko wapi ni kauli ya kiswahili inayotumika kuuliza mahali au eneo fulani. Kihusisha nafasi ya kitu mtu au tukio. Kimsingi kauli hii huonyesha hamu ya kupata taarifa sahihi juu ya mahali kitu kilipo au ambapo mtu yupo. Kimaana, iko wapi ni swali la kawaida tu. Bali ni chombo cha kuelewa nafasi kupanga mipango na kuandaa hatua sinazofuata katika maisha ya kila siku. Kauli hii hupepa dana ya mahali mwelekeo na mausiano ya kimazingira kati ya mtu na vitu au watu waliopo karibu nayo. Katika matumizi ya kila siku hiko wapi utumika pale mtu anapohitaji kuelewa ni wapi kitu kipo kama vile nyumba, shule, soko au ata mtu fulani. Kwa mfano, mtu anaweza kusema kitabu changu kiko wapi? Au ndugu yangu yupo wapi?. Kauli hii ni muhimu katika mawaziliano ya kila siku kwani, umemsaidia msikilizaji kuelewa mahali pa kitu na kupanga hatua sinazohitajika kufikia au kupata kitu hicho. Katika jamii kauli hii ni sehemu ya mazungumzo ya kawaida ambayo huimarisha mpangilio, usahihi na uratibu katika shughuli za kila siku. Hivyo, iko wapi inauhusiano wa karibu na maisha ya kila siku kwa sababu husaidia kupanga nafasi kupata taarifa muhimu na kuongeza hatua za baadae. Kwa mtasamo mpana na wa kijamii na kielimu, kauli ya iko wapi ni chombo cha msingi cha kujifunza na kuelewa mazingira. Kiuchumi mtu anapouliza iko wapi eneo la soko au biashara huweza kupanga usafiri manumizi au shughuli za kibiashara kwa ufanisi zaidi. Kielimu kauli hii hutumika sana pale mwanafunzi anapujifunza kuhusu ramani nafasi ya geografia na mahali pa vitu fulani katika somu la sayanzi. Kijamii na kitamaduni kuuliza hiko wapi kunasaidia kujenga mawasiliana ya uwazi. Kwani mtu anapouliza mahali kitu kipo anaonyesha nia ya kuelewa, kushirikiana na kushirikisha tarifa. Hata hivyo changamoto ni pale taarifa inapokosekana au mtu anapojibu kwa usahihi mdomo. Jambo linaloweza kusababisha mkanganyiko au kuchelewa kwa mpango. Hivyo, iko wapi ni kauli yenye mzito mkubwa katika maisha ya kila siku. Kwani husaidia kuelewa nafasi kupanga mpango na kushirikiana na wengine kwa wazi. Kwa upande wangu binafsi, kauli ya uko wapi imekua muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Unapoitumia mara nyingi hunisaidia kupata taarifa muhimu kuhusu vitu vyangu mahali pa kukutana na watu au ata kuelewa mpangilio wa maeneo yalioshugulikisha. Kwa mfano, mara nyingi huwa nauliza kitapu changu iko wapi au nafasi ya kukutana na rafiki yangu iko wapi?, hali inayonisaidia kupanga hatua zangu kwa busara na kuepuka kuchanganikiwa. Pia kauli hii inanifanya niwe makini zaidi kwa kuzingatia nafasi na ratiba. Mara nyingi, majibu huadhiri haraka hatua zangu. Nimegundua kwamba kuuliza iko wapi si ishara tu ya kutafuta kitu. Bali pia ni fursa ya kujifunza zaidi juu ya mazunguko ya maisha na nafasi ya vitu katika dunia yangu ya karibu. Hii imefanya nitambue umuhimu wa kuelewa kwa mahali katika maamuzi na mpangilio wa shughuli za kila siku. Pitia uzoefu wangu umejifunza kwamba kuuliza iko wapi ni njia ya kufahamu, kupanga na kuzingatia mpangilio wa maisha. Changamoto ninazokutana nazo ni pale majibu yanapokosekana au yanapokuwa hayafafanui vizuri. Jambo linalonifundisha kuwa ni muhimu pia kuwa makini na fyanzo vya tarifa. Hata hivo, faida kubwa ni kwamba kauli hii unifundisha kuwa kila kitu kina nafasi yake na kuelewa nafasi hiyo kunanirahisishia maisha na maamuzi yangu. Hisia ninazopata ni kuridika furaha kidogo na utulifu pale ninapopata majibu sahihi yanayoniwezesha kuendelea na mpango wangu bila hofu au mkanyangiko.

Kitanda ni kifaa kinachotumika kwa ajili ya kulala kupumzika au kuepuka uchofu wa mwili baada ya shuguli mbalimbali za kila siku. Kimsingi kitanda ni sehemu ya msingi ya nyumba au chumba chochote cha kulala. Kinachotoa faraja ya usaidisi wa mwili na pahali pa kupumzika ili kuimarisha afya ya mwili na akili. Kimaana kitanda situ kisuwizi cha mwili bali ni kielelezo cha mapumziko usingizi na ustawi wa mtu Kwani ubora na namna ya kitanda kilifio uadhiri utulifu na ubora wa usingizi katika maisha ya kila siku, kitanda kinatumika kuanzia mbalimbani Kwanzia kulana kwa usiku kupumzika mchana hadi kupumzika baada ya kasi ngumu au masomo ni sehemu ya binafsi ambapo mtu anaweza kuwa na faranga, kusungumza na nafasi ya hati, na ata kifikia mambo muhimu ya maisha. Katika familia, kitanda ni sehemu ya kioo cha maisha ya kila mmoja, kwani kila mtu hubeba istoria na isia zake kupitia anapokaa na au kulala kitandani. Jamii ushirikisha kitanda katika maelezo ya utamaduni na maisha ya kila siku. Kama vile tabia za, nala mapenda usingizi mzuri na kusingatia usafi wa kitanda. Jambo linaloongeza afya na ustawi wa wanajamii. Hata hivyo, kitanda kinahusiano wamoja kwa moja na maisha ya kila siku. Kwani uchangia kimsingi katika afya, usingizi na ustawi wa binadamu. Kwa mtasamo mpana wa kijamii, kiuchumi na kielimu, kitanda kinanafasi kubwa katika maisha ya kila mtu. Kiuchumi, watu wekesa katika kitanda bora hili kuakikisha usingizi mzuri. Nakwani usingizi wakutosha, uadhiri, utendazi kasi ya shuleni. Kijamii au kitamaduni, tabia sa kulala na kushiriki katika kitanda familia sinausiana na maadili malezi na faraga ya kila mtu. Kielimu, wanafunzi wanaitaji kitanda chenye starehe ili kupata usingizi wa kutosha, jambo linalo saidia ufahamu na uwezo wa kukumbuka masomo yao. Hata hivo, changamoto hujitokesa pale watu wanapokuwa na kitanda, kisicho imara au kilicho pitwa na wakati. Kinachoweza kuadhiri usingisi afya na ali ya mwili. Hivyo kitanda situ kifaa cha kulala bali ni sehemu muhimu ya ustawi wa binadamu. Afya ya akili na mwili na malezi ya kila siku. Kwa upande wangu binafsi, kitanda kimekuwa sehemu muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Mara nyingi kitanda ni mahali ninapo pumzika baada ya shule au kasi. Ikiwa tayari kujiandaa kwa siku nyingine. Napo lala kitanda ni uwa naizia za utulifu faraja na ofu ndo uwa kwa ni kitanda unipa na fasi ya kutulia kufikiria na kuandaa mawazo yangu kabla ya kuanza shuguli nyingine. Pia kitanda ni mahali, napo jifunza namna mwili wangu unavyopumzika, niwe na usingizi mzuri na kuimarisha afya ya akili yangu. Mara nyingi unisaidia pia kupata wakati wa kutafakari au kuandika mawazo yangu binafsi. Jambo linalonifanya nipate mpangilio wa fikra na amani ya ndani. Kuanzia hiyo kitanda changu siitu kifaa bali nisehemu ya maisha yangu ni thamani ya kisaikolojia, kiakili na kihisia. Kupitia usoefu wangu, nimejifunza kwamba kitanda chenye starehe na kinachofaa kina athari kubwa katika maisha yangu na kila siku. Changamoto ni pale kitanda kilicho kosa faraja au chenye ukubwa usiofaa. Kinachoweza kuadhiri usingisi afya ya mbongo au ata izia sangu na amani. Hata ivyo, faida ni kubwa, faida kubwa ni kuwa kitanda kinapowe kwa vizuri na kudumishwa kwa usafi unifanya niwe na usingizi, mzuri, niondoke uchofu na kujiandaa kwa bidii kwa shughuli zinazo fuata. Isia ni nazo patwa mpale nikiwa kitandani ni utulifu wa amani na furaha kidogo kwa ni ni mahali pafaraga na kupumzika. Likini fundisha kudhamini muda na kupumzika na maisha afya ya mwili na akili.